Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Kuhusu ujuzi ningependa kujifunza, kuna mambo mengi ya kawaida lakini, lenye maana kubwa, ambayo ningependa kuyaongeza taratibu katika maisha yangu, sio lazima ye magumu aya ya kina sana bali, ni ujuzi wa kawaida unaosaidia maisha ya kila siku kuwa rahisi, yaeleweke, na yawe na utulibu zaidi. Ujuzi ninao penda ni ule unao nifanya nijisikie naongezeka hatua kwa hatua bila presha, bila haraka na bila kujilazimisha sana. Kwanza kabisa ninge penda kujifunza ujuzi wa mawasiliano bora. Mwasiliano ni jambo la kawaida sana, lakini linauzito mkubwa. Ningependa kujua jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu, kwa heshima na kwazi zaidi. Sio tu kuzungumuza bali pia kujifunza kusikiliza vizuri wengine, kuelewa wanacho manisha na kujibu kwa njia inayo jenga. Ujuzi huu hunisaidia katika kazi nyumbani, na hata katika mazungumzo ya kawaida ya kila siku. Kuwa na uwezo kuzungumuza kwa utulivu, ku uliza maswali sahihi na kujibu bila hasira ni jambo ninalo liona linatamani sana. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kupanga muda, huo ni ujuzi wa kawaida lakini, mara nyingi huwa changamoto. Ningependa kujifunza jinsi ya kugawanya muda wangu, vizuri, kati ya kazi, kupumzika, kujifunza na mambo ya binafsi. Sio kupanga ratiba kali sana, bali kujua nini kifanyike kwanza na nini kifate badae. Ujuzi huu, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nina udhabiti fulani wa siku zangu, ujuzi mwingine ningependa kujifunza ni kutatua matatizo kwa utulio. Maisha yanachanga moto nyingi ndongo ndongo na siki la tatizo lina hitaji hasira au pressure. Ningependa kujifunza jinsi ya kukaa chini, kufikiria taratibu, kuangalia tatizo kutoka pande tofauti na kuchukua hatua ndongo ndongo. Hadi, suluisho lipatikane. Huu ni ujuzi unaosaidia sana kazini na hata nyumbani kwa sababu unakufundisha wa subira na busara. Vile vile ningependa kujifunza ujuzi wa kufanya kazi na watu tofauti. Kila mtu anatabia zake, mtazamo wake na njia yake ya kufanya mambo. Ningependa kujifunza jinsi ya kushirikana na watu wa ainambali mbali bila migongano mingi. Hii ni pamoja na kuelewa hisia za wengine kuheshimu tofauti na pia kujua wakati wakukaa kimya tu, au pia kuzungumuza. Ujuzi huu uleta amani katika mazingira ya kazi na hata katika jamii kwa ujumla kuna pia ujuzi wa kujifunza vitu vipya kwa uraisi, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka siku wa kukariri sana bali kwa kuelewa, kujua jinsi ya kusoma, kuangalia kusikiliza na kujaribu kwa vitendo ujuzi huu hunisaidia katika kila eneo la maisha kwa sababu dunia hubadilika. Na kujifunza kitu kipya huwa jambola kawaida. Ujuzi wa kujisimamia kihisia, piani muhimu sana kwangu. Nigependa kujifunza jinsi ya kuthibiti hisia zangu, hasa wakati wa hasira, huzuni au pesha. Na sio kuficha hisia, bali kuzitambua na kuzishughulikia kwa njia mzuri, ujuzi huu husaidia kufanya maamuzi bora na kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine, zaidi ya hapo ngependa kujifunza ujuzi wa kifedha wa kawaida. Sio mambo magumu sana bali, kuelewa jisi ya kupanga matumizi, kuweka akiba kidogo na kutumia rasilimali nilivyo nilizonazo kwa busara, ujuzi huu hunipa amani akili na, hunisadia kuepuka msongo unaotokana na matumizi yasio na mpangilio. Pia napenda wazo la kujifunza ujuzi wa mikono au vitendo, kama vile kufanya marekibisho madogo nyumbani, kupanga vitu au hata kujifunza ufundi mdogo. Ujuzi humpa mtu uhuru fulani na kufanya ujisikie unaeza kujitegemea katika mambo madogo ya kila siku, ujuzi wa kujieleza kwanjia ya ubunifu, pia hunivutia. Inaweza kuwa kuandika kwa njia ya kawaida, kuchora kidogo au hata kueleza mawazo, kwa njia raisi lakini ya kuvutia. Sio lazima niwe mtaalamu, bali ni njia ya kujitoa mawazo na kujisikia huru.

Unafanya nini wakati wa mpumziko ya mchana? Wakati wa mpumziko ya mchana hua napenda kuchukua muda kwa utulivu bila kukimbizana na kitu chochote. Kwanza kabisa hua najitahidi kuwacha kabisa mawazo ya kazi kwa dakika chache. Hata kama kazi ilikuwa mzito au kuna mambo bado hayajakamilika. Mapumziko ya mchana hua ni nafasi ya kupumua. Naanza kwa kukaa chini vizuri wakati mwngine nikitafuta sehemu yenye hewa safi au mwanga mzuri. Ili tu nijisikie nimejitenga kidogo na pilka pilka za aubuhi. Kula chakula ni sehemu muhimu sana ya mapumziko ya mchana. Sipendi kula kwa haraka haraka. Napenda kula polepole nikifurahia chakula chenyewe. Hata kama ni chakula cha kawaida hua najitahidi kukila kwa utulivu nikitafuna vizuri na nikijisikia narudisha nguvu. Mara nyingi pia huwa napenda kunywa maji au kinywaji cha kawaida baada ya kula kwa sababu hunisaidia nijiskie mwepesi na tayari kuendelea na siku bada ya kula mara nyingi napenda kukaa kimya kidogo si lazima nionge au nifanye jambo kubwa kukaa tu, kuangalia mazingira au hata kufumba macho kwa dakika chache hunisaidia sana. Wakati mwngine napenda kusikiliza sauti za kawaida zinazozunguka kama watu wakiongea mbali, pevu au sauti za nje. Hiyo huwanga inanisaidia akili yangu ipumzike bila juhudi yoyote. Kuna wakati ambapo mapumziko ya mchana hutumika kuzungumza na watu wengine. Mazungumzo haya huwa ya kawaida sana si ya kazi. Tunaeza kucheka kidogo, kuzungumza mambo mepesi au kushirikiana habari ndogo ndogo za maisha. Mazungumzo ya aina hii hunifanya nijisikie huru na hunisaidia kurudisha nguvu za kihisia kabla ya kurudi kazini. Na wakati mwingine napenda kutumia mapumziko ya mchana kusoma kitu chepesi. Si jambo la kazi, bali kitu cha kawaida kama maandishi mafupi, habari za kawaida au kitu cha kuniburudisha akili. Kusoma kwa muda mfupi hunifanya nijisikie kama nimebadilisha mazingira hata kama niko sehemu ile ile. Hata dakika kumi au kumi na tano zinatosha kunipa hisia ya upya. Na kuna siku ambapo unapenda kutembea kidogo wakati wa mapumziko ya mchana. Kutembea kwa dakika chache tu hunisaidia kusongeza mwili na kunifanya niondokane na kukaa muda mrefu sehemu moja. Siku tembea kwa haraka bali matembezi ya pole pole ya kuangalia huku na kule nikivuta pumzi ndefu na kuachia mawazo mazito. Pia napenda kutumia mapumziko ya mchana kupanga kidogo sehemu iliyobaki ya siku. Sifanyi mipango mikubwa bali hujiuliza tu nifanye nini baada ya mapumziko. Hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa na mwelekeo mfulani bila kujisikia nimechanganyikiwa. Lakini huwa nafanya hivi kwa utulivu bila kujiwekea pressure. Kuna wakati mapumziko ya mchana hutumika kwa mambo binafsi madogo kama kujibu ujumbe mfupi. Kumuangalia mtu wa karibu kama yuko sawa au kushughulikia jambo dogo lililo kuwa linasubiri kufanya hivi hunisaidia akili yangu isibaki na mawazo mengi wakati wa kazi ya mchana. Baada ya muda wa mapumziko kuisha napenda kujipa dakika chache za kujiandaa kurudi kazini huwa najinyoosha kidogo, na chukua pumzi ndefu na kujiambia kimoyomoyo kuwa nimo tayari kuendelea. Hii hunisaidia kubadilisha hali ya akili kutoka mapumziko, kuenda kwenye umakini wa kazi bila mshtuko. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana kwangu ni muda wa kurejesha nguvu, si wa kuongeza mzigo. Ni wakati wa kula kwa utulivu, kupumua, kuzungumza kwa furaha, kutembea kidogo au kukaa kimya bila kufanya chochote kikubwa. Huu muda hunisaidia sana kwa sababu bila mapumziko ya mchana, siku mzima huhisi ndefu na mzito. Mapumziko pia hunifanya nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya, mawazo safi na hali nzuri ya kuendelea na majukumu ya siku.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Katika jamii yangu ushiriki wangu huwa wa kawaida sana wa kila siku na mara nyingi hauhitaji mipango mikubwa au kutangazwa. Kwanza kabisa huanza na namna ninavyo wasiliana na watu wanao nizunguka. Napenda kuwasiliana, kuuliza hali na kusikiliza watu wanapo ongea. Hilo linaonekana dogo lakini lina mchango mkubwa sana kwasababu humfanya mtu ajisikie anaonekana na anaheshimiwa. Kuwa tayari kusikiliza matatizo au fuhara za wengine ni sehemu ya msingi ya kushiriki katika jamii. Pia kushiriki katika jamii, mimi hushiriki katika jamii kwa kusaidia pale ninapoweza hata kwa mambo madogo. Wakati mwingine ni kumsaidia jirani kubeba kitu kizito, kumuekelea kumwelezea mtu njia au kushiriki kazi ndogo ndogo zinazo zinazohitaji mikono ya ziada si lazima iwe msaada mkubwa sana hata jambo dogo linaweza kumsaidia mtu na kuimarisha uhusiano kati ya watu. Jamii hujengwa na vitindo vidogo vidogo vinavyorudisha mara kwa mara, vinavyo rudiwa mara kwa mara samahani, katika shughuli za pamoja napenda kushiriki pale ninapowezekaa, inapowezekana inaweza kuwa nini? Mikutano ya kijamii, vikao vya maendeleo au shughuli za usafi na uboreshaji wa mazingira. Kushiriki katika mambo haya hunifanya nijsikie kama sehemu ya kitu kikubwa. Si mtu anayepita tu. Pia hunipa nafasi ya kutoa maoni, kusikiliza mawazo ya wengine na pia kuelewa changamoto zinazokabili jamii kwa ujumla. Ushiriki wangu pia huonekana katika kusaidia watu wa rika tofauti, wazee mara nyingi ni kwa wazee ni kwa heshima na msaada wa kawaida kama kusikiliza hadithi zao au kuwasaidia pale wanapohitaji, kwa vijana na watoto inawezakuwa ni kwa kuwahimiza, kuwashauri na pia kuwa mfano mzuri katika mwenendo wa kila siku. Kuonyesha mwenendo mzuri ni aina ya kushiriki ambayo watu wengi hawaitambui haraka lakini inahatari kubwa sana, kuna nyakati pia mbapo ninashiriki kwa kutoa muda wangu. Muda ni rasilimali muhimu na kutoa kwaajili ya jamii ni jambo lenye maana. Inaweza kuwa ni kukaa na mtu anayehitaji kuongelea kushiriki katika tukio la kijamii au kusaidia kupanga jambo fulani kuwa tayari kutoa muda wako kunaonyesha kuwa unajali na hilo huimarisha mshikamano wa kijamii, katika mawasiliano nina jitahidi kutumia lugha nzuri na yenye heshima jinsi unavyo zungumza na watu ni sehemu ya ushiriki katika jamii. Kuepuka matusi, kejeli au maneno yanayo dharau wengine husaidia kujenga mazingira ya amani, pia napenda kuchangia mawazo kwa njia ya kujenga hata kama sikubaliani na wengine kwasababu lengo huwa si kushinda mjadala bali nikuelewana, na pale panapo kuwa na changamoto au migogoro katika jamii ninajitahidi kuwa sehemu ya suluhisho badala ya tatizo. Hii inaweza kuwa kwa kuhimiza mazungumzo, kutuliza hali au kuwahimiza watu wa sikilizane. Sio kila mara ninaweza kutumia, kutatua tatizo lakini kuwa na nia ya amani na mshikamano ni aina muhimu ya ushiriki. Kushiriki katika jamii pia kunayahusisha kujali mazingira yanayonizunguka. Kutuza usafi, kuepuka kuharibu maji, mali ya pamoja na ku, ku, kuwaa, kuwahimiza wengine kufanya hivyo ni mchango mkubwa. Jamii safi na salama huanza na watu binafsi wanaojali. Hata kutupa taka mahali sahihi au kuonywa. Kuonya kwa upole pale jambo linafanyika vibaya ni sehemu ya uwajibikaji wa kijamii pia ninashiriki katika jamii kwa kujifunza kutoka kwa wengine ushiriki sio kutoa tu bali pia kupokea, kusikiliza uzoefu wa watu wengine kujifunza tamaduni zao na kuelewa mitazamo tofauti hunifanya nikue kama mtu na kunisaidia kuishi vizuri zaidi na watu wengine. Jamii yenye nguvu ni ile ambayo watu wake wako tayari kujifunza kutoka kwa wenzao.

Je, unapenda mvua, ndio napenda mvua na mapenzi hayo, hayaji kwa sababu moja tu kubwa, bali kwa mkusanyiko wa hisia na matukio madogo madogo yanayo ambatana nayo. Mvua ina namna yake ya kuleta utulivu ambao ni wa kipekee sana, inaponyesha dunia inaonekana kupunguza kasi. Kelele nyingi hupungua, watu wanatulia na kuna ile hali ya kimya yenye uzito fulani lakini kinachofariji. Unapokaa ndani ukisiklika sauti ya matone ya mvua yakigonga paa au ardhi unajikuta mawazo yanapungua pole pole napenda mvua pia kwa sababu ya hewa inayokuja nayo baada ya joto kali au siku nzito mvua ikinyesha huwa hewa hubadilika kabisaa kunakuwa na baridi laini si ile inayoumiza bali ile inayokufanya uvute pumzi ndefu na ujisikie vizuri. Harufu ya ardhi, baada ya mvua, ile harufu ya udongo, ulionyonyuziwa maji, ni kitu kinachonigusa sana. Ni harufu ya asili, ya mwazo mpya, na mara nyingi, hunikumbusha utotoni na nyakati rahisi. Mvua pia, hunifanya nipende kukaa kimya. Kuna siku ambazo kitu, ambazo mtu hataki kuongea sana, hataki kelele, anataka tu kuwa na yeye mwenyewe. Mvuwa inaruhusu hilo, unaweza kukaa karibu na dirisha, kuangalia matone yakishuka, au hata kuangalia miti ikitikiswa, kidogo na upepo. Hakuna haraka, hakuna shinikizo la kutoka nje, ni kama dunia inakupa fursa ya kupumzika. Kuna upande wa mvua unayohusiana na kumbukumbu. Watu wengi wana kumbukumbu za mvua labda kutembea kwenye mvua ukiwa mtoto kucheza bila kujali nguo zimechafuka au kukimbia kutafuta mahali pa kujisitiri hata kama mvua ilikuwa inakusumbua wakati huo kumbukumbu zake zinabaki na joto fulani mvua huwa kama daraja linalokuunganisha na nyakati za nyuma. Napenda pia jinsi mvua inavyobadilisha maonekano wa mazingira miti inakuwa ya kijani zaidi, vumbi inatulia na kila kitu kinaonekana safi baada ya mvua, anga huwa na rangi tofauti wakati mwingine mawingu mazito, wakati mwingine mwanga wa jua unaochomoza za ratibu hata barabara zinaonekana kuwa tofauti zikiwa na mwanga wa maji uliosalia hali hii inafanya mtu aangalie mazingira kwa macho mapya na mvua pia ina upande wa kihisia. Kuna watu wanaopenda mvua kwa sababu inawarusu kuwa wazi na hisia zao. Ukiwa na huzuni kidogo mvua inaweza kuendana na hilo bila kuhukumu. Ukiwa na furaha mvua inaweza kuwa sehemu ya furaha hiyo hasa ikiwa ni mvua ya kawaida isiyo kali. Ni kama mvua inakubali hisia zako jinsi zilivyo. Na pia kuna nyakati ambazo mvua inaleta urafiki. Watu wanapokaa pamoja wakijisitiri mvua mazungumzo hutokea kwa urahisi unaweza kuzungumza, kucheka, au hata kukaa kimya pamoja, bila kuhisi hali hiyo ni ya ajabu. Mvua inaleta ile hali ya tuko pamoja hapa ambayo ni muhimu sana kwa mahusiano ya kibinadamu ingawa napena mvua, simaanishi kila aina ya mvua ni rahisi. Kuna mvua kali zinazoharibu, zinazosababisha usumbufu na au pia hofu. Lakini hata katika hilo mvua inanikumbusha nguvu ya asili na ukweli kwamba s ikila kitu kiko chini ya udhibiti wetu inatufundisha unyenyekevu kwa njia yake. Mvua pia hunifanya nipende vitu vidogo vya faraja. Kunywa kinywaji cha moto kujifunika blanketi kusoma au kusikiliza muziki laini wakati mvua inanyesha nje. Haya ni mambo madogo lakini mvua huyafanya katika muktadha mzuri zaidi. Unajisikia salama ndani huku nje kukiwa na sauti ya mvua. Kwa ujumla napenda mvua kwa sababu inanipa nafasi ya kupumua, kukumbuka na kutulia. Si mvua kama tukio tu, bali mvua kama hali, kama hisia, kama sehemu ya maisha yanayokuja bila kuulizwa lakini ikaacha athari. Inanikumbusha kwamba kuna uzuri katika kupunguza mwendo, kusikiliza na kukubali kile kinachotokea kwa wakati huo. Mvua kwa namna yake ya kawaida kabisa inanifundisha kuthamini utulivu na mabadiliko madogo yanayotokea kila siku.

Mziki gani unaosikiliza mara nyingi. Muziki ninaosikiliza mara nyingi kutegemea sana hali niliomo na kile kinachoendelea katika siku yangu. Hakuna aina moja tuu nilioshikilia kwa nguvu. Mara nyingi ninajikuta nikihama kutoka mtindo mmoja kuenda mingine bila hata kupanga. Kuna siku ambazo ninahitaji muziki wa utulivu na kuna siku nyingine nahitaji muziki wenye nguvu kidogo. Ili kunipa msukumo au kunibadilisha hali ya moyo mara nyingi sana usikiliza mziki laini ule ambapo haupigi kelele nyingi lakini unaingia pole pole kichwani mziki wa aina unisaidia sana nikiwa nafanya mambo yanayoitaji umakini au hata nikiwa nataka kupumzika wakati mwingine ni instrumental wakati mwingine ni nyimbo zenye sauti tulivu na maneno yasiyo na pressure mziki huu hunipa nafasi ya kufikiria kuota au hata kukaa tu bila kufanya chochoote pia napenda sana muziki wa asili ya kiafrika kuna kitu ndani yake kinachohisi kama nyumbani midundo yake, ala zinazo tumika na hata lugha zinazotumiwa hunigusa kwa namna ya kipete muziki huu unikumbusha mzizi hadithi na maisha ya kila siku hata kama silewi lugha kikamilifu bado hisia zake zinafika wakati mwingine ni muziki wakitamaduni wakati mgini ni wakisasa lakini badu unaladha ya sili. Kuna nyakati pia ambazo usikiliza muziki wa kisasa. Hasa pale napohitaji nguvu au mabadiliko ya hisia. Muziki wenye midundo ya haraka unisaidia sana nikiwa nimechoka au ninahitaji kuinua morali yangu. Unaza kuunaendesha, unafanya usafia, unatembea halafu muziki huu unakufanya uende sambamba na mdundo wake bila hata kujua. Mwili unanza kusogea mwenyewe, kichwa kinatikisika, na siku inaonekana nyepesi kidogo. Napenda pia nyimbo zenye maneno yenye maana. Muziki ambayo unasimulia hadithi au una ujumbe filani univutia sana. Unanza kuwa kuhusu maisha, mapenzi, changamoto au matumaini. Nyimbo za aina hii pia, unifanya nisimame kidogo na kufikiria. Wakati mwingine maneno ya wimbo yanaezaa kuwa kisi kabisa kile kinachopitia, kile ambacho mtu napitia na hapa muziki unakuwa kama rafiki anaelewa. Kuna siku ambazo kusikiliza muziki kwa zamani kidogo, kuna siku ambazo mimi husikiliza muziki wa zamani kidogo. Nyimbo ambazo labda nilisikiza nikiwa mdogo au nilizoea kusikiza mara kwa mara. Muziki wa aina hii una nguvu kumirudisha njuma kwa kumbu kumbu. Unasikia wimbo wala fuga fula unakumbuka mali fulani, mtu fulani au kipindi fulani cha maisha yako huu ni uchawiwa mziki ambao naupenda sanaa Wanga sisikilizi muziki tu kwa ajili ya brudani. Wakati mwingine ni kwa ajili ya hisia. Nikihisi furaha naweza kuchambua muziki unaweenda na furaha hiyo. Nikihisi huzuni au kuweka kidogo muziki tulivu au ahisia unisaidia kuachilia kile kilicho moyon. Badala ya kukimbia hisia muziki uniruhusu nizikubali na kuzipitia taratibu. Napenda pia kugundua muziki mpya. Wakati mwingine nasikiliza wapendelikezo ya watu au nasikia bimbo mahali finani ukivutia masiko yangu halafu naaza kutafuta zaidi kugundua msanii mpya au mtindo mpya wa muziki unipa furaha fulani ya kipeke kama vile kugundua kitu kipya kabisa ambacho sikujua kipo maranyingi mimi usikiliza muziki nikiwa peke angu lakini kuna nyakati muziki unakuwa wakushirikiana kusikiliza muziki na watu wengine hata kama hatuzungumuzi sana uleta hisia ya kuungana ya kuungana. Na wimbo mmojo uneza kuwakutanisha watu tufauti kabisa kila mmoja akiwa na tafsiri yake lakini wote wakifurahi yaki tukimoja. Kwa ujumla mziki ninaouskiza mara nyingi ni si kwa kufuata sheria ni mchanganyiko wa hali kumbukumbu hisia na oia mazimgira.

Je unapenda chakula cha haraka. Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini napenda kukichukulia kwa mtazamo wa kawaida tu. Si kwamba nakitegemea kila siku au nakiona kama chakula cha lazima. Chakula cha haraka kina nafasi yake hasa pale ambapo muda ni mdogo au mtu amechoka sana na hataki kupika. Kuna siku unakuwa umetoka mbali, umechoka kimwili na kiakili alafu wazo la kuandaa chakula linaonekana kama kazi kubwa sana. Katika hali kama hiyo chakula cha haraka kina kuwa msaada. Kuna kitu kinavutia kuhusu chakula cha haraka hasa urahisi wake. Unaingia unaagiza alafu baada ya muda mfupi tayari una chakula. Hakuna kusubiri kwa muda mrefu, hakuna maandalizi mengi hilo linawafanya watu wengi wakipende hasa wale wenye ratiba ngumu au wanaosafiri mara kwa mara. Wakati mwingine hata harufu ya chakula hicho inatosha kukufanya uhisi njaa ghafla. Pia napenda randa zake ingawa najua si kila wakati ndizo bora kiafya. Kuna ladha ambazo ni rahisi zinazo zinazozoeleka na haziitaji kufikiri sana. Unajua kabisa unachotarajia. Hilo nalo linafariji kwa namna fulani. Wakati mwingine hukuta mshangao. Unataka tu chakula kinachojulikana na kinachoridisha kwa wakati huu. Hata hivyo, sipendi kula chakula cha haraka kila wakati. Baada ya muda, unaweza kuhisi mwili hauko sawa ama au hamu ya chakula inapotea. Ndiyo maana nikiona kama kitu cha mara kwa mara si sehemu ya maisha ya kila siku ninapokula napenda kuchanganya na vyakula vya nyumbani au vyakula vilivyopikwa kwa hoteli zaidi ili kuwa na uwiano. Pia kuna upendo ya kijamii katika chakula cha haraka. Wakati mwingine unakula na marafiki. Mnaongea, mnafurahi. Hakuna pressure ya taratibu nyingi ya kula. Ni mazingira ya kawaida ya mazungumzo na ya kucheka. Chakula kinakuwa sehemu ya mkusanyiko si lengo kuu peke yake kiujumla napenda chakula cha haraka kwa sababu ya urahisi wake na ladha zake za kawaida lakini nachagua kukitumia kwa kiasi kinafaa kwa nyakati fulani hasa pale ambapo hali inakulazimisha lakini bado napenda zaidi ule mchanganyiko wa kula vizuri kwa utulivu na kwa kujali mwili wangu. Kwa hivyo.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Wakati napenda kustarehe, mara nyingi mi huanza kwa kujitenga kidogo na shughuli za kawaida zinazo niingiza kwenye msongamano wa maisha kila siku. Kwanza kabisa napenda kuunda mazingira kidogo tulivu hii inaeza kuwa kwa kufunga mlango wa chumba kupumzika. Kupungu a mwanga au kuunda sehemu ambayo si nyingi kelele zinapita. Kustarehe kwangu si jambo linalo fanyika haraka ni mchakato unaohitaji muda kidogo ili akili yangu na mwili wangu waelewe kwamba sasa ni wakati wa kupumzika. Baada ya hapo mara nyingi, napenda kutumia muda kuangalia kile kinacho ni furahisha. Hii inaweza kuwa kusoma kitu kidogo, kufatilia kipindi cha televisheni, au hata kusikiliza muziki unayoinua hali ya moyo. Muziki ni sehemu muhimu sana ya kustarehe kwangu. Si lazima iwe muziki kali, lakini unapokuwa na midundo tulivu au nyimbo zinazo kukumbusha kumbukunbu nzuri. Akili inajisikia kupumzika na mwili unajisikia mwepesi. Wakati mwingine napenda pia kusikiliza sauti za asili kama mvua upepo wa mti au sauti za wanyama wa porini. Hizo sauti zina nifanya nijisikie mbali na msongamano wa kila siku. Kuna nyakati ambapo kustarehe kuna husisha kufanya kitu cha mwili kidogo lakini kinachofurahisha. Inaweza kuwa kutembea pole pole nje. Kufanya mazoezi ya upole kama yoga au kujinyoosha tu mwili unapokuwa unaenda pole pole unavuta pumzi ndefu unahisi mchakato wa kustarehe ukiendelea hilo linapunguza mafadhaiko na linapanua hisia ya amani ya ndani mara nyingine kustarehe kunahusisha pia kula kitu kidogo cha kufurahisha au kunywa kinywaji kinachopendeza hii ni sehemu ndogo tu si lazima iwe chakula kikubwa lakini inaongeza furaha na inafanya mwili kujisikia vizuri zaidi. Kula kidogo au kunywa kitu unachopenda kunafanya kili yako ibadilike kidogo kutoka hali ya kazi au stress kuenda kwenye hali ya kupumzika na pia napenda kutumia muda wa kustarehe kuzungumza na wengine kwa njia ya urafiki. Sio lazima iwe kwa mazungumzo mazito lakini mazungumzo madogo madogo ya furaha au kucheka hufanya moyo unyepe na unafurahia hali ya sasa. Hata kucheka kwa muda mrefu kidogo kuna saidia sana kwa sababu unachukua pumzi na akili yako inapumzika na mwili unaanza kujisikia mwepesi. Wakati mwingine napenda kustarehe kwa kufanya kitu cha ubunifu, ingawa sio kwa shinikizo, hii inaweza kuwa kuchora, kuandika wazo dogo au hata kupanga kitu kidogo cha nyumbani. Ushirikiano wa akili na mikono katika jambo dogo la ubunifu hufanya akili iondokane na mafadhaiko ya kila siku na kutoa furaha ya ndani. Baada ya muda kustarehe pia kuna husisha kutafakari kidogo. Hii si tafakari nzito bali ni kuangalia maisha kwa utulivu. Kukumbuka matukio mazuri au kufikiria mambo unayopenda kufanikisha bila shinikizo. Hii hutoa hisia ya kuridhika na furaha ya ndani. Kuna siku ambapo napenda kwa kuangalia nje ya dirisha. Kuangalia mawingu, miti, magari yanayopita. Watu wanaposogea poleploe kunatoa hali ya utulivu. Hali hii inaongezeka, inaongeza hisia ya kuwa sehemu ya dunia. Huku ukiwa huru kutoka kwa msongamano wa kila siku kwa jumla kustarehe kwangu ni mchakato wa kuunda mazingira tulivu. Kusikiliza muziki au sauti za asili. Kufanya mazoezi madogo. Kula au kunywa kitu kidogo. Kunacho furahisha. Kucheka na kuzungumuza na wengine. Kufanya jambo dogo la ubunifu na kufikiria au kutafakari kwa utulivu. Ni mchanganyiko wa kila kitu ambapo kinapanua furaha. Kupunguza msongo wa akili na kurudisha nguvu za ndani. Kile kipengele cha mchakato huu Kinaunganishwa Mwili akili na hisia kwa njia ambayo inafanya nishiriki kikamilifu katika hali ya kupumzika na kufurahia maisha.

Timu gani ya michezi unaofata. Kuna kila aina ya timu ambazo napenda kuangalia lakini napenda kuzifuata kwa mtindo wa kawaida wa kila siku na mara nyingi ni kwasababu ya hisia na historia ya maisha yangu. Kwa kawaida napenda kuangalia timu ambazo zinashirika zinashirikisha wachezaji kwa furaha na wanacheza kwa ushirikiano. Sio timu zote zinazo pata ushindi kila wakati. Lakini zile ambazo zinajitahidi na zinaonyesha roho ya ushindani na juhuda za kweli ndizo ambazo uvutia hisia zangu zaidi. Timu ni nazofuata mara nyingi zinabadilika kulingana na ligi au mashindano yanayoendelea, kwa mfano katika soko mara nyingi katika soka samahani, mara nyingi napenda timu ambazo zinacheza mchezo wa kuhamasisha, enye midundo ya haraka na inayopenda kushambulia. Sio lazima tuwe timu kubwa lakini lazima iwe na hisia ya kushindana na kujituma hilo linanifanya nijisikie nikiwa sehemu ya tukio hata kama ninaangalia tu kupitia television au redio. Pia napenda timu ambazo zina wachezaji wazuri wakipekee, wachezaji ambao wanambinu, wanaujasiri na ubunifu wao hufanya mchezo kuwa mzuri zaidi kuangalia. Timu yenye mchanganyiko wa vijana wenye nguvu na wachezaji wenye uzoefu wa miaka mingi kuwa na mvuto wakipekee unapowaangalia wanavyoshirikia na unapata hisia ya furaha na mshikamano. Mimi pia hunifundisha thamani ya kazi ya pamoja, uvumilivi na kudumisha juhuda na hadi mwisho. Pia napenda kuangalia timu ambazo zinashirikiana na mashabiki wake kwa namna ya karibu. Timu hizi huonyesha kuwa wanathamini wafuasi wao, wanashiriki furaha na uzuni pamoja nasi. Wakati timu inashinda shangwe ya uchezaji na mashabiki huleta hisia ya furaha kubwa. Na pale wanapo wanapopoteza, unajikuta unahisi uzuni kidogo pamoja nao. Pia ni aina ya ushirikiano wa hisia ambayo huwafanya mashabiki wajisikie sehemu ya familia kubwa ya timu. Kwa upande mwingine, napenda pia kuvalia historia na utamaduni wangu tu. Timu ambazo zina historia ya kushinda au zinazojulikana kwa mashindano makali, mara nyingi hufanya michezo kuwa na mvuto zaidi, unaangalia mchezo na unajua kuna hadithi nyuma yake, shughuli za zamani, ushindi wa kihistoria au hata changamoto ambazo timu imepitia. Hilo linaongeza maana ya kuwa shabiki wake. Na pia timu ninazofuata mara nyingi huwa zinashiriki katika mashindano makubwa kama vile ligi kuu, mashindano ya kimataifa au michuano ya bara. Hii inafanya kushiriki kwangu kuwa na mvuto zaidi kwasababu kila mchezo ni tukio na napenda kuangalia jinsi timu zinavyobadilisha mikakati yao, jinsi wachezaji wanavyobadilika kutoka dakika moja hadi nyingine na jinsi timu inavyo shiriki na kushinda. Hii inajenga hisia za kuangalia kwa makini na kusubiri kila kitu. Mara nyingine napenda kuangalia timu ndogo na zile ambazo hazijajulikana sana, hasaa pale wanapokuwa na wachezaji wachanga ambao. Wanaonyesha uwezekano wa ajabu. Hizi timu hufanya ushidani kwa kuvutia zaidi kwasababu haujui matokeo na kila kitu kina kinakuwa cha kusisimua. Ni hisia ya shinda ndogo lakini kubwa ya furaha pale unaposhuhudia maendeleo ya timu kama hiyo. Pia napenda kuangalia timu ambazo zinaongozwa na viongozi wazuri. Mkocha mwenye ujuzi wa mchanganuzi mzuri ufanya tofauti kubwa katika timu. Timu inapoongoza vizuri, unashuhudia jinsi kila mchezaji anavyotumia nguvu zake vizuri, jinsi mikakati inavyotekelezwa na jinsi timu inavyofanya kazi kama kikundi kimoja. Hii ni sehemu ya kuvutia sana kwasababu unaona kazi ya pamoja na kili zikiunganishwa kwa kiwango cha juu. Kwa jumla, timu ninazofuata haziki kwasababu tu ya jina au umaarufu bali kwasababu ya mchanganyiko wa hisia, jitihada, furaha, historia na mshikamano. Napenda kuangalia mchezo wa kweli usio na hila na timu ambazo zinaonyesha mshikamano wa ndani, uaminifu na pia ujasili.

Aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki ninayoipenda ni mchanganyika wa ladha harufu mwonekano na mara nyingine kumbukumbu zinazo husiana na kiki hiyo. Sio tu ladha pekee inayonifanya nipende keki flani bali. Kila kipengele kinachounda uzoefu wa kula keki. Kwanza kabisa napenda keki ambayo ina ladha kamili na yenye usawa si ile yenye sukari nyingi sana au yenye utamu wa kupita kiasi bali ile unapoikula unajisikia furaha lakini mwili bado unakubali haraka bila hisia ya uzito wa mwanga mzito. Ladha ya vanila ni mzuri kwasababu ni ya asili. Ni ya kimsingi lakini pia inanafasi ya kuingizwa na vitu zingine kama vile chocolate, matunda au pia karanga. Hilo hufanya kila kipande cha keki kuwa kisicho cha kawaida na chenye mshangao kidogo kila mara pia napenda keki za matunda keki yenye matunda kama strawberry mango ama blueberry inatoa mchanganyiko wa utamu na harufu ya asili ambayo inakumbusha msimu flani au hata kumbukumbu nzuri ya nyumbani. Kuona rangi ya matunda kwenye keki kunatua furaha kwa macho kabla hata ya kuanza kula. Baada ya kuonja, unapata mchanganyiko wa ladha ya asili. Utamu kidogo, nahisia ya afya kidogo. Ingawa bado ni keki yenye furaha keki za matunda zina hisia ya maisha na zinaweza kukufanya uhisi kuwa unasherehekea jambo fulani bila sababu kubwa. Napenda pia keki za chocolate Chocolate ina nguvu ya kuvutia sana. Ladha yake ya kipikee, unyenyekevu wake na harufu yake hunifanya nitake kipande kingini. Keki ya chocolate inajumuisha hisia zote. Unapokikata, harufu ya chocolate, hugusa, hisia zako za furaha. Unapoikula unapata utamu wa ladha inayokidhi kina haraka njia haraka ya akili krki ya chocolate ni kama rafiki wa karibu wa kila sherehe. Kwani huwa inaleta furaha na raha pa mara moja. Aidha napenda keki za krimu au frosting mzuri Frosting si tu ya kuangaza keki kwa macho bali inatoa ladha na hisia unapokula. Kuona kipande cha keki kilicho pakwa frosting vizuri ni aina ya burudani yenyewe. Unapoikata, unapata rangi texture. Unapata rangi, unapata texture laini. Na utamu, unaolingana na keki yenyewe. Hii inafanya kile kipande cha keki kuwa tukio la hisia si chakula tu. Pia napenda keki zinazo pangwa kwa uangalifu keki ambayo ina muundo nzuri ama ambayo vichanganio au ina mipako mizuri inaboresha hisia ya kula. Cha kweli ni zaidi ya kula peke ni burudani ya macho na hisia pia. Keki yenye muundo mzuri inafanya unyanyapaa kidogo kwa macho na akili na inakupeleka kwenye hali ya furaha ya kutarajia kila kipande. Mara nyingine, napenda keki zinazo husiana na kumbu kumbu za zamani. Keki ambazo nilizikula nikiwa mtoto au zile ambazo huzingatiwa wakati wa sherehe, nyumbani, zinazo ongeza ladha zaidi. Haijalishi ni ya aina gani, lakini kumbu kumbu zinapo jumuishwa unapata furaha ya, kipeke. Kila kipande cha keki, kuna kuwa sehemu ya hadithi yako, si tu chakula. Napenda pia keki zenye, texture tofauti. Keki yenye softness kidogo lakini pia ina crunch kidogo. Kutoka karanga au biskuiti ndani yake inaboresha kila kijicho cha kuonja. Utamu wakipekee unachanganyikiwa na sauti ya kuuma karanga kidogo. Na inakufanya undele kula bila kuchoka. Na texture inaunda uzoefu mzima wakula situ ladha. Aidha napenda keki ambazo zinaweza kushirikiwa. Keki ni bora pale inaposhirikiwa na wengine. Hakuna kinacho saidia furaha kama kushiriki kipande. Kipande kidogo cha keki na rafiki au familia kucheka kidogo na kuona kila mmoja anafurahia. Keki inakua si tu chakula bali sehemu ya kuunganisha watu. Hisia na pia kumbukumbu.

Je, unapenda kuzungumuza kuhusu siasa? Napenda kuzungumusa kuhusu siasa na kwa kweli ni jambo ambalo. Ninaweza kuchukua mda mrefu sana kuzungumuza kwa kina. Si kwa sababu kila neno linaitaji tafsiri kubwa bali. Kwa sababu siasa zinagusa kila sehemu ya maisha ya kila siku na kila kipengele cha jamii. Kwanza kabisa, napenda kuangalia siasa kwa mtazamo wa maisha ya kawaida. Jinsi siasa zinavyoathiri watu wa kawaida jinsi sera zinavyoundwa na jinsi uongozi unavousiana na maisha ya kila siku, sio lazima niwe na uelewa wa kina wa kifedha au kisheria kila wakati lakini ni muhimu kuona jinsi kila hatuwa ya kisiasa inavyohusiana na jamii ya watu binafsi, kuna kitu kinachonivutia kuhusu siasa ni jinsi inavyohusiana na uongozi kufuatilia magombea maamuzi ya serikali na sera zinazopitishwa kunanifanya nijuwe isia za watu, changamoto za taifa na kila mtu jinsi anavyoshirikiana na jamii napenda kuangalia siasa sio kwa sababu nina shuaku ya machungu au kugombea, bali kwa sababu ni sehemu ya kuelewa ulimwengu unaonizunguka. Siasa ni kama ramana ya jinsi nguvu zinavyosambazwa na jinsi watu wanavyopata au kupoteza nafasi katika jamii. Pia napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu inahusiana na maadili na haki. Ni kawaida kuangalia maswala ya usawa, fursa na haki za kila moja kupitia lensi ya siasa. Wakati unazungumuza na wengine kuhusu siasa, mara nyingi unapata nafasi ya kuelewa maoni mbali mbali. Kujaribu kuona dunia kupitia macho ya watu wengine na kutambua changamoto mbali mbali zinazokumba jamii. Hii inafanya mazungumzo kuwa yenye mana zaidi kuliko majibu ya haraka maneno yasio na msingi. Kuna upande mwingine unayonifuraisha. Kuzungumza siasa kunanifanya niajiri akili yangu. Ni changamoto kujaribu kuelewa sera, muktadha wake, historia na athari zake za badae ni kama kujenga puzzle kubwa kile sehemu ya mazungumuzo kuhusu siasa inausisha vipengele vingi kama uchumi, jamii, historia na hata pia tamaduni wakati mwingine unaweza kugundua jinsi jambo moja dogo linaweza kuathiri maisha ya mamilioni ya watu na hiyo ni ya kuvutia sana napenda pia jinsi siasa zinavyo weza kuunda mijadala ya kijamii, kuzungumuza na marafiki, familia au hata watu wasiojulikana kuhusu siasa, kuna leta mazungumzo ambayo huchochea akili na pia hisia maranyingine uchekesha, maranyingine huniacha kufikiria kwa makini hii inachangia uhusiano na jamii kwa sababu unaona jinsi kila mtu anamtazamo wake na kwanini wanachukulia mambo kwa jia fulani kwa upande mwingine na siasa pia zinafunya uvumilivu na heshima zinafunza uvumilivu na heshima unafojaribu kuelewa maoni tofauti na kuzingatia hoja tofauti za kisiasa unajifunza kusikiliza kwa makini kuelewa sababu na pia kutoa hoja zako bila kuhukumu haraka hii ni sehemu muhimu ya mazungumuzo yenye maana na usababisha ukuwaji wa kibinafsi kwa hivyo kuzungumza kuhusu siasa si tu kubadilisha maoni ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ni njia ya kuelewa jamii, ni changamoto ya akili na pia ni fursa ya kuimarisha uhusiano na wengine. Napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu ya inachanganya historia, maadili hisia napia akili kwa namna ambayo si rahisi kupata katika mazungumuzo mengine ya kawaida. Kwa jumla, siasa ni jambo ambalo linastaili muda wa uangalifu. Napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu kuna nipa fursa ya kuelewa dunia kujifunza kutoka kwa wengine, kushiriki hisia na pia kufikiria kwa kina kuhusu athari za maamuzi ya kila siku ni mada ya maisha, situ michezo au hoja na kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza kuchukua muda mrefu sana kuzungumza bila kuchoka kila dakika ikijaa mafunzo na ufahamu mpya.

Unapenda kucheza mchezo gani? Napenda kucheza mchezo na kwa kweli napenda mchezo kwa sababu si tu burudani. Bali ni njia ya kujenga hisia za furaha kushirikiana na wengine pia kukusanya kumbu kumbu nzuri za maisha na napenda michezo kwa namna ambayo inafanya nishirikiane, nijangalie mimi mwenyewe na pia kupata changamoto kidogo ambazo ufundisha uvumilivu na mbinu. Sio lazima michezo iwe ya kisasa auam ya kompyuta. Mara nyingi michezo ya jadi au michezo ya nje pia inifurahisha sana na kila moja ina namna yake ya kuvutia. Mara nyingi napenda michezo ya ambayo inahitaji kushirikena na wengine. Kwa mfano michezo ya mpira kama soka au mpira ya kikapu hufundisha team work kwa namna ya kipeke. Kila wachezaji wanategemeana, moja ya makosa mandogo au ucheshi mdogo unaweza kuathiri matokeo, lakini pia unaposhirikiana vizuri na kuona kila mtu akifanya kazi kwa umakini, unapata furaha kumbwa, unaona jinsi kila mtu anavyotumia nguvu zake, akili zake na mbinu kwa sababu ya lengo la pamoja na hiyo ni hisia ya kushangaza sana. Napenda pia michezo ya kihisabati au yenye mbinu kidogo. Hii ni mchezo kama chess, dama au hata baahi ya michezo ya teknolojia ya kielektroniki ambayo inaitaji mpangilio na uangalifu. Hii inanikatazwa kidogo kutoka kwa msongamano wa maisha ya kila siku. Unapocheza chess kwa mfano. Kila atuwa lazima izingatiwe, unapazwa kufikiria atuwa zako na jinsi azitakavyoweza kuathiri hatima ya mchezo. Hii hufundisha uvumilivu kupanga na ata kufikiria mbele. Pia napenda mchezo ya nje ambayo inachanganya mwili na akili. Hiyo inaweza kuwa kuruka kamba, kukimbia, au mchezo ya kijamii kama kukimbizana na marafiki au familia. Hii ina kufanya uwe active, unapumua hewa safi na unapata hisia ya furaha, isiyo ya kawaida, unapumzika mwili na akili kwa wakati mmoja. Mara nyingine napenda michezo ya kubahatisha kidogo ile ambayo unashirikiana na rafiki au familia na hakuna shinikizo kubwa. Michezo hufanya siku kuwa ya furaha na hata kushinda au kupatika si jambo kubwa. Furaha iko kwenye kushirikiana kucheka na kushirikiana hisia na mwingine. Hii ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kupata wakati wa furaha safi. Napenda pia michezo ambayo inachanganya vipengele vyote. Mwili akili na hisia. Kwa mfano mchezo ya mashindano ya familia au marafiki ambao. Kuna mbio, kuna mbinu mbio, na changamoto kidogo. Inachanganya kila kitu unapata furaha ya kushiriki unapata mshindano kidogo unaochochea akili na mwili unafanya kazi bila hata kujua hii inafanya wakati wa michezo kuwa wa kipekee na kushikilia kumbu kumbu. Mara nyingine michezo hufundisha uvumilivu na kujitolea. Hakuna mtu anayeweza kuwa bora mara moja bila mazoezi kidogo na kushiriki mara kwa mara una jifunza kushirikiana kudumisha nidhamu na pia kufurahia kile hatuwa ndogo ya maendeleo. Hii ni seemu ya sababu kubwa kwanini napenda michezo. Situ ushindi au kupoteza bali ni mchakato wa kujifunza, kucheka na kushirikiana napenda pia michezo inayo changanya ushawishi wa ubunifu kidogo. Michezo inayoweza kukubali kubadilika kulingana na wachezaji kama michezo ya kielektroniki au michezo ya kamari kidogo ya marafiki. Kufundisha mbinu mpya na mbinu ya kubadilisha mpangilio. Hii inapanua akili na inafanya kila mchezo uwe wakipekee. Kwa hivyo napenda michezo ambayo inachanganya furaha, mshikamano, akili na mwili. Mchezo ambayo hufundisha team work, uvumilivu, mipango na pia ubunifu. Mchezo ambayo ufanya niwe seemu ya tukio kubwa na kunipa isia ya furaha na kuridhika.

Kifa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkono. Simu ya mkono inatumika kwa mambo mbali mbali kama vile kuwasiliana kwa kuandika meseji, kupigia mtu simu na kutumia vya programu nyingine. Kwa hivyo siwezi kuishi pasipo na simu ya mkono kwa sababu imejipenyeza taratibu katika kila kona ya maisha ya kawainda bila hata kujilazimisha. Si kwamba kila wakati nitaitumia kwa jambo kubwa au la ajabu bali kwa mambo madogo madogo ambayo yakisukunywa pamoja yanakuwa muhimu sana. Ukiangalia siku mzima kwanzia asubui hado jioni utaona jinsi simu inavyo kuwa kama mshirika wa kimya anaye kusaidia bila makelele. Asubui simu ndiyo uniamsha. Kengele yake inanifanya nianze siku. Baanda ya hapo kuna kuangalia saa kwangalia hali ya hewa au ujumbe wowote ulio tumwa usiku. Haya ni mambo madogo sana lakini bila simu ningeitaji vifaa vingene au ningeanza siku bila mpangilio fulani. Simu inafanya mawazo. Simu inafanya mwazo wa siku uwe laini na wa kawaida. Katika mawasiliano simu haina mbadala wa karibu. Kupiga simu kutumia ujumbe au hata kuangalia kama mtu yuko salama. Yote hayo ufanyika kwa uraisi. Si lazima iwe mafunzo marefu hata ujumbe mfupi una uzito mkubwa katika maisha ya kila siku simu inafanya mausiano yaendelee bila kusukumana sana kuna pia upande wa taarifa. Simu unisaidia kujua kinacho endelea duniani na karibu na mimi. Habari matangazo au taarifa kidogo kama mabadiliko ya ratiba au tukio fulani vyote upitia hapo. Hata kama sitafuti habari kwa makusudi bado kuna vitu vidogo vinavo nifikia na kunifanya nisiwe nyuma sana na yanayo endelea. Simu pia ni kifaa cha kupanga maisha vikumbusho kalenda notisi hivi vitu unisaidia kukumbuka mambo ambayo ningesahau kwa uraisi. Maisha ya sasa yana mambo mengi yanayotokea kwa wakati mmoja na simu inakua kama daftari la akili la ziada. Inanisaidia kupunguza mzigo wa kukumbuka kila kitu kichwani. Kwa upande wa kazi au kujifunza simu inachukua nafasi kubwa. Kuna wakati nahitaji kujua jambo haraka kuangalia neno, kufuatilia kitu au kusoma kidogo. Simu inafanya haya yote yawezekane bila ya maandalizi makubwa hata kama sifungue kwa muda mrefu. Uwepo wake tu unanipa uwakika kwamba nikipata swali au hitaji nina pa kuanzia. Burudani nayo haikosi. Kusikiliza muziki kuangalia video fupi au kusoma kitu cha kupunguuza mawazo. Yote haya ufanyika kupitia simu. Sio lazima kutumia muda mwingi hata dakika chache zinaweza kubadilisha hali ya moyo. Simu inanipana nafasi ya kuzungumuza bila kuitaji mpango mkubwa. Simu pia imekua kifaa cha kumbu kumbu. Kupiga picha kurekodi video za matukio ya kawaida. Sio lazima iwe sherehe kubwa, kunasaidia kuifathi vipande vya maisha. Baadae picha hizo zinakuwa kumbu kumbu zenye thamani, zinazo rudisha isia na nyakati fulani na bila simu mambo mengi yangepita na kusaulika haraka. Kuna pia upande wa huduma wa urahisi, malipo, ramani, kuwasiliana na huduma mbalimbali. Yote haya yanafanyika kupitia simu, inapunguza matembezi yasio ya lazima na inaokoa muda. Hata unapo potea mahali simu inaweza kukuongoza bila presha zaidi ya yote simu inanipa hisia ya kuunganishwa. Si kwamba kila wakati nataka kuzungumza au kuwasiliana bali kujua kwamba nikiamua nina uwezo wa kufanya hivyo. Hisia hio ya uwezekano ndio inayo ifanya simu kuwa muhimu sana.

Je, unapenda hadithi za ajabu? Ndio napenda hadithi za ajabu sana na kuzungumza juu ya hizi hadithi. Kunanifanya nijisikie kama nilikua sehemu ya dunia nyingine, dunia yenye uchawi kidogo, mishangao na mashindano yasio ya kawaida kati ya heri na changamoto. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu si tu zinanifanya nisahau kidogo maisha ya kila siku na mashida yake. Bali pia hufundisha nafasi ya akili yangu kufikiria mambo yasio ya kawaida. Mawazo yanayopitisha mipaka ya kawaida ya maisha. Wakati nasoma au kusikia hadithi za ajabu kuna hisia ya kutarajia kitu. Kila kitu kisio cha kawaida na mara nyingine unajikuta ukicheka kushangaa au hata kuunganisha hisia na wahusika ingawa hawako kweli hadithi za ajabu mara nyingi huchanganya mambo ya kweli na mambo ya kufumba. Hii inafanya akili yangu iwe makini na mara nyingine ichukue safari ya kufikiria tofauti. Wakati wahusika wanapopitia changamoto ambazo ni za kipekee labda ndoto au uchawi fulani. Unapata nafasi ya kuangalia jinsi binandamu anavyoweza kushughulika na mambo yasiyo ya kawaida. Hii hufundisha uvumilivu, udhubutu na mara nyingine hata ujanja, bila hata kuelewa kuwa uangalifu kuwa ni funzo. Pia napenda hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi zina maadili au ujumbe wa ndani ingawa hadithi inaeza kuzunguka kwenye u dragon, wachawi au vitu visivyo vya kawaida mara nyingi zinahusisha maisha ya kila siku kama urafiki, ujasiri, uaminifu au mpenzi ya kweli. Hii inafanya hadithi kuwa na maana zaidi kuliko burudani tu unajifuza bila hata kujua kwa kweli. Hadithi za ajabu hufanya dunia kuwa mahali pazuri kidogo ambapo kila kitu kinawezekana au unapojifunza umuhimu wa tabia nzuri ya ujasiri, unafurahia njia ya kufikiri yasio ya kawaida. Napenda pia hadithi za ajabu kwa sababu zinanifanya nipumzike, wakati nasoma au kusikia. Akili yangu inatoa nafasi ya kujisahau na kutoridhika kwa wakati moja. Unapokuwa umechoka au mashida ya kawaida yana kushughulisha. Hadithi za ajabu ni kama kinywaji kidogo kwa akili. Unaweza, unazama kwenye ulimwengu tofauti na hatua kwa hatua, unarudi kwenye furaha na nguvu kidogo. Hii ni aina ya kustarehe kwa akili kwa sababu unafurahia bila shinikizo, unashirikiana na wahusika na hata unapofikiria matukio ya matukio, unapata msukumo wa kufikiri zaidi kwa maisha ya kweli. Hadithi za ajabu pia hufundisha ubunifu, wakati unashughulika na ulimwengu wa dragon, ya wachawi, au vitu visivyo vya kawaida. Akili inakuwa kufikiria nje ya sanduku la kawaida unaona kwamba matatizo hayana suluhisho moja tu na njia za kufanikisha jambo zinaweza kuwa nyingi. Hii ni jambo la kuvutia sana kwa sababu linakufundisha kutumia njia mbadala za kufikiria hata katika maisha halisi. Zaidi ya hayo napenda hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi zinachanganya furaha na mshangao. Unaweza kuwa unacheka kwa ajabu kichekesho la mhusika moja kisha sekunde chache baadaye unashangaa kwa jambo la kushangaza lisilo la kawaida na mchanganyiko huu wa hisia unaongeza msisimiko na unafanya kila hadithi kuwa ya kipekee. Hii inafanya kila hadithi kuwa zaidi ya maneno ni uzoefu wa hisia, wa akili na mara nyigine hata mwili. Pia hadithi za ajabu hufundisha uvumilivu na subira wahusika mara nyingi wanapitia changamoto zisizo za kawaida na hufuata safari yao hufundisha kunafundisha kusubiri kuangalia matokeo na kushughulikia kushughulika na matatizo kwa mtazamo wa kisiasa na wa kimya na hii ni jambo zuri kwa mtu yoyote kwa sababu. Unajifunza kuwa kila jambo lina muda wake na kila tatizo linaweza kushughulikiwa kwa njia fulani. Hata pale linapoonekana lisilo la kawaida au ngumu.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu ya utotoni ni jambo ambalo linaeza kuchukua muda mrefu kuzungumuza juu yake kwa sababu linajumuisha kila kipengele cha maisha kilichopita. Hisia, mazingira, watu waliokuwa karibu na hata matukio madogo madogo ambayo kwa wakati huo haya kuonekana kuwa na maana. Lakini sasa yamejenga sehemu ya nani mimi ninavyo kuwa. Kwa kweli kumbukumbu ya utotoni si tu kuzingatia mambo makubwa kama sherehe ya au shule, bali pia ni kumbukumbu ya kila siku, hisia ndogo vicheko. Kuchelewa kidogo na hata huzuniem ndogo ambazo zilikuwepo. Lakini sasa zinatufundisha na kutufanya tukumbuke kwa furaha au hata kwa tabasamu kidogo. Kwanza napenda kufikiria kumbukumbu za michezo nilivo kuwa nikicheza kama mtoto. Hii ni sehemu ya furaha kubwa kwa sababu michezo ya utotoni mara nyingi haikuwa na sheria ya ngumu sana, lakini ilikuwa na mshangawa wa vicheko, na mshikamano wa marafiki. Nakumbuka jinsi tulivyo kuwa tukicheka kwa pamoja, tukipiga mpira, kuruka kamba, au hata kucheza michezo ya kiasili ya kijamii. Hii inanikumbusha jinsi dunia ilivyo kuwa rahisi na kila jambo ilikua ya furaha ata sasa kuangalia mchezo huo au kukumbuka ni kufurahia utoto na hisia mshikamano wa watoto. Pia kumbukumbu ya utoto ni inahusisha familia. Napenda kukumbuka siku za familia kama vile sherehe ndogo ndogo, siku kuu au hata chakula cha kawaida cha jioni. Kila mmoja alikuwa na nafasi yaka na mara nyingi hata usikivu mdogo wa wazazi ua ujami ulikuwa wa kumbukumbu ya thamani. Labda ilikuwa mzazi akitabasamu wa kufundisha jambo dogo. Na hiyo sasa ni kumbukumbu inayo changia furaha na usalama wa moyo. Kumbukumbu hizi zinaonyesha thamani ya uhusiana wa familia na jinsi walivyo kuwa sehemu ya maisha ya kila siku mazingira ya shule pia ni sehemu kubwa ya kumbukumbu ya utotoni. Nafikiria walimu wenzangu wa darasa na hata michezo ya ulikuwa tukicheza kwa pamoja. Kila siku darasani ilikuwa na changa moto lakini pia na vicheko. Kila jaribio mtihani au zoezi ndogo lilikuwa sehemu ya kujenga utu na akili. Hii ilitufundisha sasa kwamba hata, hii ilitufundisha kwa mba hata changamoto ndogo zinaweza kuwa sehemu ya furaha na ukuaji wa mtu. Kumbukumbu hizi hufundisha uvumilivu ushikiano na kushirikiana na wengine. Pia kumbukumbu za utotoni zina husisha marafiki wa karibu. Hizi ni kumbukumbu za kucheka pamoja. Kugombana kidogo au kushirikiana kwenye siri ndogo. Hizi ni kumbukumbu ambazo ni za thamani sana kwa sababu zinaonyesha ushirikiana urafiki wa kweli. Kwa sasa kumbukumbu hizi hufanya ni tabawasamu kwa sababu unakumbuka jinsi marafiki hawa, walivyokua, wanatabasamu. Mshikamano na furaha ya kila siku. Hii ina tufundisha umuhimu wa urafiki wa kweli na mshikamano wa kijamii. Kuna pia kumbukumbu za changa moto ndogo ndogo za utotoni. Labda kuchelewa shule, kupoteza kitu kidogo, au hata kupata tahadhari ndogo. Hizi kumbukumbu hufundisha uvumilivu, kujifunza kutokana na makosa na hata kudhubutu kufanya mambo kwa njia nzuri zaidi. Ingawa wakati huo inaweza kuwa huzuni kidogo lakini sasa ni kicheko na funzo. Kila kumbukumbu nzuri au mbaya ni sehemu ya hadithi ya utotoni na ukuaji. Zaidi hayo kumbukumbu ya utotoni mara nyingi huchanganya hisia nyingi. Unaeza kukumbuka furaha na huzuni katika kipande kimoja au kucheka na kufikiri na kufikiria kwa wakati mmoja. Hii inafanya kumbukumbu ya utotoni kuwa ya kipekee. Kwa sababu inachanganya hisia akili na mwii na kila kumbukumbu inaongeza tabasamu au kuelewa nini kilikuwa ni kizuri au kigumu. Hii ni sehemu ya thamani ya maisha na kujifunza.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga na kweli kujieleza kuhusu chakula hiki. Kunachukua muda mrefu sana kwa sababu si tu ladha yake bali kila kipenge kinachounda uzoefu wa kula. Huchangia jinsi ninavyokipenda. Kwanza kabisa kipengele cha kwanza ni ladha ya kweli ya chakula. Ugali kwa mfano ni chakula cha msingi lakini ni mstari wa maisha ya kila siku na huchanganya ladha ya asili ya mahindi au mtama. Ukiukata kipande kidogo na kuuchanganya na samaki au mboga kila kipande kina mchanganyiko wa ladha tofauti na unapata furaha ya kipekee. Samaki wa kukaanga hufanya ugali uwe na thamani zaidi kwa sababu unachanganya uyenyekevu wa ugali na utamu wa samaki aliye na rangi na harufu ya kuvutia hapo ndipo unapopata mchanganyiko wa ladha na hisia ambapo kila kipande kinapokamatwa na mdomo unapata fraha ya kipeke ni kama kila kitu kiko sawa, texture, utamu na harufu vinavyounda ladha kamili hii hufanya kula chakula si tu kujaza tumbo bali pia uzoefu wa hisia na burudani pia chakula hiki kinahusisha kumbukumu nzuri za utotoni. Kila mara nilipokua nyumbani baada ya shule au wakati wa siku kuu ndogo. Ugali na samaki wa kukaanga ulikuwa sehemu ya meza. Kumbukumu za joto la jikoni harufu ya samaki ikipikwa sauti ya ugali ikiokolewa na familia ikijikusanya mezani vyote hivi vinaongeza thamani ya chakula hiki. Ina zaidi ya kula chakula ni kushirikiana na familia kusherekea muda wa pamoja na kujenga kumbukumu nzuri. Aidha chakula hiki kinafaa kwa kila hali. Inaweza kula kwa asubuhi mchana au jioni. Ni rahisi kufuta njaa. Lakini pia huchukua muda wa kufurahia. Unapokula unapumua unacheka kidogo na unapata hisia ya kufurahi. Isio ya kawaida. Kwa hiyo chakula hiki huchanganya ladha na faraja ya moyo. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Pia napenda jinsi chakula hiki kinavyoweza kuunganishwa na mboga mbalimbali. Hii inachanganya ladha na afya kidogo na unapata ya mchanganyiko ambao si mwili tu unafurahia bali akili pia. Kutoka mboga ya mchicha, kunde au sukumawiki, kila kitu kinachanganya ladha na unyenyekevu wa samaki na ugali, hii hufanya kila meza kuwa tukio la kipekee na ladha ya kipekee ya kiasili. Zaidi ya hayo chakula hiki ni rahisi kushirikiana na wengine. Hakuna jambo linalofurahisha kama kushiriki kipande cha samaki kilichokaangwa vizuri na urafiki au famili au familia ukicheka na kuzungumza huku kila mmoja akipata kipande chake chakula kinakua zaidi ya chakula ni kitu cha kushirikiana furaha na mshikamano wa kijamii kila meza ni tukio dogo la furaha na mshikamano. Napenda pia jinzi chakula hiki kinavyofaa kwa hali nyingi za hewa. Katika siku za joto huna haja ya vitu vya ziada ugali na smaki hufanya kazi vizuri katika siku za baridi chakula hiki huchukua nafasi ya kupasha mwili joto na hisia za faraja. Ni chakula kinachofaa. Kila msimu wa hali yoyote na hiyo inafanya kiwe kipendwe zaidi. Pia chakula hiki kina historia na utamaduni. Ugali ni chakula cha msimu katika sehemu nyingi za Kenya na hata Afrika mashariki. Samaki wa kukaanga unaongeza ladha ya asili ya pwani au mito. Na kuunganisha historia na utamaduni wa maeneo tofauti. Unapokula unahisi kuunganishwa na historia, utamaduni na jamii. Kwa namna ndogo lakini yenye nguvu. Kwa jumla chakula ninachopenda zaidi si tu kwa sababu ni chakula cha mwili bali ni uzoefu wa hisia, kumbukumu, familia, urafiki, utamaduni na faraja ya kila siku. Ugali na samaki wa kukaanga, huchangia ladha, unyenyekevu, harufu, kumbukumbu nzuri na mshikamano wa kijami. Na kila kipande kinapokamatwa kwenyeo na mdomo unapata furaha ya kipeke. Hii ndio sababu chakula hiki ni cha kipekee kwangu na ni chakula ambacho kinaweza kuchukua zaidi ya dakika kumi. Kueleza kwa kina kila kipengele kinachonifanya nipende chakula hiki. Si tu kwa ladha bali kwa kila sehemu ya uzoefu wa kula.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Juisi ambayo naipenda, siipendi tu kwa sababu ya ladha, bali kila kipengee cha uzoefu, cha kunywa juisi, kinahusiana na kumbukumbu, hisia na jinsi inavyonifanya nijisikie. Kwa kweli, juisi ninayoipendelea ni ile ya machungwa na zabibu, na mara nyingi napenda kuchanganya matunda mengine kidogo ili kupata ladha kamili. Hii si juisi tu ya kawaida bali ni aina ya kinywaji kinachojumuisha ladha, harufu rangi. Na hata msisimuko kidogo wa kuwa na kama kila tone linavyopita kinywani. Kwanza juisi ya machungwa ni ya kipekee kwa sababu inama mchanganyiko wa ladha ya sidi na utamu asili. Kila ton, unapogusa na mdomo unapopokea ile harufu ya machungwa fresh kuna hisia ya kuamsha akili na kuleta furaha kidogo napenda kunywa juisi hii asubuhi kwa sababu inasaidia mwili kuamka na kuanza kwa nishati nzuri. Siku zingine napenda kuipaka kwenye chakula cha asubuhi kama keki ndogo au mkate. Ikifanya kila kipande cha chakula kiwe na ladha na nishati ya ziada. Juisi ya machungwa pia hufundisha kufurahia ladha rahisi ya asili bila kupakwa sukari nyingi na hiyo inafanya kila tone kuwa ya kipekee. Zabibu ni kipengele kingine cha kipeke cha juisi. Juisi za zabibu ni laini kidogo tamu na mara nyingine huchangia ile hisia ya msisimko kidogo kutokana na harufu yake yenye nguvu. Napenda kutumia zabibu ya rangi nyekundu zaidi kwa sababu ina kadha tamu kidogo na harufu inayohamasisha hisia za furaha. Juisi za zabibu inaweza kunywa pekee yake au kuichanganya na machungwa nanasi au matunda mengine kama apple au strawberry ili kupata mchanganyiko kamili. Kuichanganya kunaleta kipengele cha mshangao kidogo kila unapokinywa na unakumbuka kuwa kila tone ni tofauti na ya kipekee. Pia napenda juisi ya matunda kutokana na rangi zake. Juisi ya machungwa ina rangi ya dhahabu. Inayofurahisha macho na unapoiona la juisi likitiririka kwenye glasi. Kuna hisia ya furaha na amani. Juisi za zabibu ina rangi ya kina na yenye mvuto. Na unapoyachanganya matunda tofauti glasi inakuwa ni picha yenye rangi ya kukutia. Jambo ambalo linachangia hisia za na furaha kabla hata ya kunywa hii naunyesha jizi juisi sikuwa si tu kwa kinywaji bali pia ni burudani ya hisia zote kwanzia macho harufu ladha na hisia za nani vile vile juisi ya machungwa na zabibu hufanya vizuri kwenye hali mbalimbali za mwili wakati wa joto kukunywa juisi baridi kunapasha mwili baridi na kunaleta hisia ya kupumzika wakati wa baridi au siku kunywa juisi yenye kidogo yenye joto au kuchanganya na smoothie au maji ya moto kidogo. Kuna leta faraja ya kipekee. Juisi hufanya kazi kama kinywaji cha nguvu na pia kifaa kidogo cha kustarehe kwa sababu unapata ladha na furaha kwa wakati mmoja. Juisi hii pia inahusiana na kumbukumbu na hisia za furaha. Kila wakati ninasikia juisi ya machungwa au zabibu na kumbuka likizo za nyumbani, likizo za familia, chakula cha jioni, kilichoshirikiana. Na au hata wakati wa kucheka na marafiki. Kila tone linapopita kinywaji, kuna ile kumbukumbu ndogo inayojirudia, ikifanya kunywa juisi kuwa zaidi ya kinywaji. Ni hisia ya furaha na utulivu wa akili zaidi ya hayo napenda jinsi juisi ya matunda inavyofanya kwa ubunifu. Unaweza kubadilisha kidogo kwa kuongeza matunda tofauti, barafu au hata viungo kama jinja kidogo au limau. Kila mchanganyiko unaongeza ladha na unafanya kila kipande cha juisi kuwa kipeke. Hii hufundisha kujaribu vitu vipia, kufurahia, tofauti na kupata furaha kutoka kwenye mambo madogo. Kwa jumla juisi ya machungwa na zabibu ni kipenda, juhusia machungwa na zabibu ni kipendwa changu, kikubwa cha kwa sababu, huchanganya ladha, harufu rangi, kumbukumbu, furaha, nishati na ubunifu. Kila tone ninapo kinywa inanipa furaha ya kipekee, ladha nzuri na hisia nzuri za ndani. Ni zaidi ya kinywaji cha kawaida ni zoefu unaochanganya mwili ya akili na hisia hii ndio sababu napenda juisi hii na kila kipande kila toni na kila glasi linanifanya nijisikie furaha utulivu na mshangao kidogo wa kila siku.

Unapanga kazi zako vipi? Napanga kazi yangu kila wakati na ni jambo ambalo linahitaji mipangilio mzuri na utaratibu wa kufuatilia kila jambo. Kila siku napanga kazi zangu kulingana na vipaumbele, muda uliopo na aina ya kazi zinazohitaji kutiliwa mkazo zaidi. Kwa mfano, kazi ambazo zinahitaji akili zaidi au ubunifu mkubwa huwa napanga kuzifanya subui. Mkubwa wakati akili zipo fresh na nishati bado ipo juu hii hufanya kazi kwa yenye tija na raisi kufanya bila presha nyingi kazi rahisi zaidi na au zile zinazohitaji nguvu ya kimwili kidogo tu unapanga kuzifanya mchana au jioni wakati mwili na akili tayari zimeanza kupungua kidogo pia napanga kazi kulingana na vipaumbele vya munda kila kazi ina muhimu wake na tarehe ya mwisho kwa hiyo napanga kwanza zile ambazo ni za dharura au zinaiathiri mambo mengini kwa mfano kama kuna repoti ya kwasilisha napanga kuimaliza mapema ili niwe na muda wa kuipima na kurekebisha ikiwa ina makosa kazi zinazoweza kusubiri kidogo napanga kuzifanya badae lakini kwa hali yoyote napanga kila kitu ili nisibakie na msungo wa mawazo kwa kawaida napanga pia kazi zangu kwa kuzingatia muda wa mapumziko siwezi kufanya kazi bila mapumziko kwa sababu napata nishati kidogo tu. Kwa hivyo napanga mapumziko ya kila saa au kila baada ya kazi kubwa ili kupumzika, kunywa maji au hata kutembea kidogo. Hii husaidia akili kupumzika na kurudi kazini ukiwa umefanya kazi kwa uangalifu zaidi. Aidha napanga kazi kwa kutumia zana mbalimbali za kusaidia kukumbuka na kufatilia taratiba. Mara nyingi napanga kwenye diary, kalenda au hata simu yangu. Hii hufanya niwe na kumbukumbu ya kila jambo ambalo linahitaji kufanywa na pia kunisaidia kuona ni lini. Nitakuwa na muda wa kazi nyingine. Kwa kutumia zana hizi naweza kupanga kazi zangu kwa urahisi na kuangalia kama nimefanya kila kitu kilichopangwa napanga kazi pia kwa kuzingatia ushirikiano na wengine. Kuna kazi ambazo zinahitaji ushirikiano. Na wenzangu hivyo unapanga kuwasiliana nao mapema ili kuhakikisha kila mtu yupo tayari. Na anailewa jukumu lake kila mradi una hatua zake na napanga kila hatua ili kila mtu afanye kazi yake kwa wakati bila kuathiri wengine ushirikiano huu ni muhimu sana kwa sababu bila kupanga vizuri kazi inaweza kuchelewa au kufanya kazi nyingine kushindikana. Vile vile napanga kazi zangu kwa kuzingatia hali ya nguvu ya mwili na akili. Kuna siku ambazo nipo na nishati nyingi napanga kazi nzito au changamoto zaidi siku nyingine napanga kazi za kawaida au zinazoweza kusubiri ili kuepuka kuchosha akili au kujisababisha msongo wa mawazo. Kuangalia hali ya mwili na akili husaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na bila makosa mengi. Pia napanga kazi zangu kwa kuzingatia muda wa kila mwezi. Kila kazi napanga muda wa kuimaliza lakini pia napanga muda wa ziada kama kuna jambo lolote linalo lisilotarajiwa. Hii husaidia kuepuka msongo au kuishi kuchelewa. Napanga kwa makini sana kila kipengele kinapewa muda wake na mara nyingi hujumuisha kwenye taratiba ya siku nzima. Kwa upande wa muda mrefu napanga pia malengo ya wiki au mwezi kila wiki napanga ni kazi gani niweke mbele. Ni lini nitahakikisha limekamilika na ni hatua gani lazima nifanye kila siku kufanikisha hilo. Kwa mwezi napanga malengo makubwa zaidi kama kumalizia mradi au kufanikisha kazi kubwa. Hii hufanya kila siku iwe na mpango wazi na kila hatua inasaidia kufanikisha malengo makubwa aidha napanga kazi kwa kuzingatia kipengele cha kujifunza au maendeleo binatsi. Kila kazi napanga si tu kuimaliza bali pia kujifunza kutoka kwenye uzoefu. Kuona ni mbinu gani zenye tija na kuboresha utendaji wangu. Hii hufanya mpangilio wangu wa kazi si tu uwe wa siasa saba bali pia uwe sehemu ya kujenga ujuzi na uwezo wa siku zijazo. Kwa jumla kupanga kazi kwangu ni mchakato wa kuzingatia kila kipengele cha muda vipaumbele nishati ushirikiano maendeleo binafsi na utelekezaji wa malengo. Kila kazi inaezakuwa na nafasi yake, kila hatua na mpangilio wake na kila wakati napanga kuhakikisha. Kuamba si tu kwamba kazi inafanywa inafanywa kwa ubora na njia inayofaa kupanga kazi hivi kunasaidia kuwa na utulivu kuishi bila presha kubwa na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kama nilivyokusudi.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine? Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine ni kitu ambacho napenda sana na kwa kweli ni mchakato. Unaohitaji umakini, subira na pia mbinu za mawasiliano ambazo hufanya kila mtu ajisikie muhimu na kuelewa jukumu lake. Kila hatua ya kushirikiana na wengine inaanza na kuzingatia kwamba kila mtu ana uwezo uzoefu na mtazamo tofauti na kuelewa huo tofauti ndicho msingi wa kufanya kazi kwa ushirikiano wa ikweli. Mara nyingi napanga mwanzoni ni nini kilichohitaji, kilichohitajika kufanywa, kugawa majukumu na kuangalia nijinsi gani kila mtu anaweza kutoa mchango wake wakipeke. Hii husaidia kuepuka mchanganyiko na kuhakikisha kila mtu anafahamu ni jukumu gani lake. Kwaza napenda kuanzisha mawasiliano wazi, hii ni hatua ya msingi kabisa. Kila mara napata muda wa kuzungumuza na wenzangu, kueleza malengo na kuhakikisha kila mtu anaelewa ni nini tunalenga kufanikisha. Mara nyingine hii huanza na mkutano wa awali ambapo kila mtu anaweza kuuliza maswali au kutoa maoni kuhusu jinsi kazi inaweza kufanywa. Kuwa wazi kuhusu mtarajio na muda wa kufanya kazi kuna punguza migongano na kuondoa ufua hofu isiyo ya lazima. Hii ni muhimu sana kwa sababu mara nyingi watu wanashirikiana vizuri wakati wanapojua kwamba maoni yao yanathaminiwa na kila mtu anashirikiana kwa heshima. Aidha kusikilizana ni sehemu muhimu ya kufanya kazi kwa ushirikiano. Napenda kuzingatia maoni ya kila mtu hata kama mara nyingine maoni hayawezi kutumika moja kwa moja. Kusikiliza kunasaidia kuelewa hoja za wengine kujua changamoto wanazopitia na kuonyesha kwamba kila mtu anathamani wakati mwengine kusikiliza kunasababisha mawazo mapya ama mbinu ambazo zita sikuweza ku kuyafikiria peke yangu kwa hivyo kushirikiana kwa kweli ni zaidi ya kutoa maagizo tu ni kuelewa na kuyathamini mawazo ya kila mtu vile vile napenda kupanga kazi kwa uwazi na kugawa majukumu kuligana na uwezo wa kila mtu. Kila mtu ana nguvu zake na maeneo anayoweza kushirikiana mzuri kwa mfano. Mtu mmoja anaweza kuwa mzuri katika kupanga mpangilio, mwengine katika kutelekeza kazi ya haraka na mwengine ana mawazo ya ubunifu. Napanga kazi kwa kuzingatia haya ili kuhakikisha kila mtu anafanya kile anacho faa zaidi. Na kwa pamoja tunafanikisha lengo. Mara nyingi ninaandika mpangilio wa kazi na kila kipengele kinatambulishwa na jina la mtu anaye husika ili kuepuka mchanganyiko au kurudisha kazi. Aidhaa kila mara napenda kuweka nafasi ya kuangalia maendeleo kila hatua ya kazi tunakutana au kuwasiliana kuona ni wapi tunasonga vizuri na ni wapi kuna changamoto hii hufanya kila mtu ajisike sehemu ya timu na pia inasadia kurekebisha mambo haraka kabla hayajawaza hayajawaa tatizo kubwa hayajakuwa tatizo kubwa mara nyingine napenda kutumia zana kama ku kalenda za pamoja maendeleo ya hatua kwa hatua na hata ujumbe mfupi wa haraka kuhakikisha kila mtu anajua ni hatua gani iliyoanza na ni hatua gani inayofuata hii inafanya kazi ya kushirikiana kuwa rahisi na yenye mpangilio pia napenda kutumia mbinu za kuthibitisha kila mtu anthaminiwa hii inaweza kuwa kwa kutoa shukrani kueleza kwamba kazi fulani imekamilika vizuri au hata kumpongeza mtu kwa wazo lake la kipekee kushirikiana hakumaanishi kila mtu atafanya kila kitu sawa bali kila mmoja na atajua kwamba mchango wake unamaana hii huchangia morali ya wachezaji wa timu au wafanyikazi na kufanya kila mtu ajisikie huru kutoa wazo au kuchangia kwa njia yake katika kufanya kazi ya ushirikiano pia napenda kushughulikia migongano kwa utulivu migongano ni jambo na kawaida wakati watu wanasukumana na mitazamo tofauti. Napenda kuzingatia hoja kwa utulivu, kueleza hisia zangu bila kuashiri chuki na kusikiliza hoja za wengine kwa umakini. Mara nyingi mgongano unaweza kutatua kwa mazungumuzo ya wazi na wakati mwingine kutafuta suluhisho linalo kubalika kwa wote. Hii ni sehemu ya kufanya kazi kwa mshikamano kwa sababu kila mtu anahitaji kuhisi kwamba sauti yaki inasikika na heshima inatolewa kwa maoni yake.

Jee, unasoma gazeti? Ndiyo napenda kusoma gazeti na kwa kweli ni sehemu ya kawaida ya maisha yangu kila siku. Kwani inanisaidia kwa na taarifa, kufamu kilichotokea dunia ni na kunipa mtazamo tofauti wa mambo. Kila asubui mara nyingi napanga muda kidogo kufinjari gazeti, kwanzia habari za ndani, za kimataifa, michezo siasa, uchumi na wakala ya maisha. Kusoma gazeti kunanisaidia kwanza siku nikua na tarifa kamili za kilichojiri na pia kunisaidia kujua ni nini kinachoendelea katika jamii na katika dunia kwa ujumla. Kwanza napenda kusama sehemu za habari za ndani, hizi ni habari zinazo husu maeneo yangu, jamii na mambo yanayohusiana na watu wa karibu. Kusoma habari za ndani kunanipa mutazamo wa kilichofanyika, miradi ya maendeleo, changamoto zinazokubali watu, zinazokabili watu na hatua za serikali au mashirika mbali mbali. Mara nyingi napenda kusoma habari hizi kwa umakini, nikijaribu kuelewa kilichojiri na kwanini. Hii hufundisha kufahamu zaidi jami yangu na jinsi mambo yanavyofanyika kila siku. Pia napenda kusoma wa habari za kimataifa. Hizi ufanya nijuwe ni nchi gani zimepiga hatua, ni changamoto gani zimekabiliwa, na jinsi siasa na uchumi wa dunia unavy badilika. Kusoma habari za kimataifa, kuna nisaidia kuwa na mtazamo mpana, kuangalia tufauti za maisha na kuilewa masuala makubwa yanayohusiana na binadamu wote. Mara nyingi napenda kutazama mada kubwa kama mizozo, maendeleo ya teknolojia, mabadiliko ya tabia, nchi na mikataba ya kimataifa. Hii hufanya nijiskie kwa sina kipengele cha habari iliyopotea na kwamba ninajua nini kinaendelea duniani. Vilevile napenda kusoma sehemu za michezo. Hizi ni sehemu zinazo nifanya nijisike furaha na msisimko kidogo. Napenda kuona matokeo ya mechi, historia ya wachezaji, timu zinazo panda kushuka kwenye ligi na hata makala zinazohusu uchezaji bora. Kwa sababu napenda michezo sehemu huu hufanya kusoma gazeti kuwa burudani pia sio tu taarifa za kila siku. Napenda pia kuona takwimu maoni ya wachambuzi na hata kuangalia timu gani na nafasi nzuri katika msimu. Aidha napenda kusoma sehemu za uchumi na biashara hizi ni muhimu sana kwa sababu zinaonyesha hali ya soko, bei za bidhaa, mabadiliko ya sarafu, na fursa za kiuchumi. Kusoma sehemu hizi kunisadia kuelewa jinsi uchumi unavyofanya kazi ni hatua gani nachukulewa na sirikali na jinsi biashara mbali mbali zinauzoshirikiana au kishindana. Hii pia ni muhimu kwa kupanga maisha binafsi kwa ni nafundisha jinsi ya kutumia rasirimali vizuri na kufanya maamuzi sahihi. Sehemu nyingine nayopenda ni makala za maisha au lifestyle. Hizi zinaweza kuwa za afya, chakula, ushauri wa familia, elimu au hata murudani. Kusoma makala hizi kuna nisaidia kupata mwanga ju ya mambo madogo ya na iwe boresha maisha. Kama vile jinsi ya kula vya kula vyenye afya, mbinu za kufanya mazoezi au ushauri wa kimaisha. Hii hufanya gazeti kuwa zaidia habari tu. Linakua pia ni mungozo wa maisha ya kila segu. Kila marani napo isoma gazeti na panga sehemu ya munda wa kujivinjari haraka ili kupata muhtasari na sehemu nyingine kuisoma kwa kina. Kwa mfana baadhi ya makala ya siasa uchumi napenda kusoma kwa makini ni kitazama utakwimu, hoja na matokeo ili kuelewa ni hatua gani zi nachukuliwa na kwa nini. Sehemu za mcheza wa burudani mara nyingine napenda kuvinjari tu upenda tarifa za haraka lakini pia kufurahia picha na maeleza ya wachezaji au matukio. Vile vile kusoma gazeti kuna nisaidia kujenga mazungumzo na wengine. Kila mara unapokuwa na habari sahihi na tarifa za hivi punde unakuwa na nafasi ya kushiriki maoni ya wengine. Hii ni muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu inakufanya uwe na hoja na maoni ya naewa dhibitishwa na kutofautisha kati ya ukwini na uvunu. Na penda kujua kile kinachotokea lakini pia kupata sababu na kujaribu kuelewa mitazamu tofauti. Kwa jumla kusuma gazeti ni zaidi ya burudani yao kupata tarifa. Ninjaya kuwa na mitazamu kamindi wa dunia, jami, michezo, uchumi na maisha kila siku. Ya nisaidi ya kuwa na hoja kuelewa mitazamu tofauti kwa mshaisi ya zafuraa o msisimuko. Na pia kushirikana na wengine kumazungumuzo ya nyemantiki kwa hivyo. Kila asubuhi au wakati ni nakukuwa na muda napenda kusoma gazeti, kuvinjayari kila sehemu kuzingatia kila habari na kupata taarifa kamili ambayo kinaniweka sawa na kila kitu kinachoendelea ndani na nje ya jamii yangu.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Chakula ambalo na kipenda ni kama ile ya kufurahia kile ambacho kinanipa nafasi ya kufurahia kila kipande cha chakula kwa undani, kuanzia harufu, muundo, rangi na ladha yake. Kwa ujumla napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha tamu na kidogo ya chumvi. Na mara nyingi napenda pia kiwe na kipengele kidogo cha asidi kidogo au kipepo cha tanji. Kwa sababu hii inafanya kila kipande kiwe na nguvu ya kipekee na kisicho cha kawaida. Kwanza ladha tamu ni ya kipekee kwa sababu kinafanya nijisikie furaha na kuita nishati ndani ya mwili. Napenda chakula ambacho kina mchanganyiko wa ladha tamu ya asili kutoka kwa matunda au maboga si tamu iliongezwa kwa sukari nyingi kwa mfano kipande kidogo cha viazi vitamu, karoti au matunda kama zabibu na mango. Huchangia ladha nzuri na kufurahi kidogo kila unapokinywa hii ni ladha ambayo inatulia inatulia mwili na akili na kwa hivyo chakula chenye tamu kidogo hufanya kila kula kuwa burudani ya kipekee ainye nanapendelea kidogo ya chumvi chumvi katika kiasi sahihi huchangia kuongeza ladha ya chakula na kufanya kila kipande kiwe na nguvu ya kipeke mara nyingi chakula kisicho na chumvi kinaonekana kavu na hakina msisimko lakini kidogo ya chumvi huboresha ladha na kufanya kila kipande kiwe na umbo la ladha ambalo mwili unaona ni la kuvutia kwa hivyo chakula chenye ladha kidogo ya chumvi ni na tamu mara nyingi kinakuwa kile ninacho kipenda zaidi pia napenda kipengele kidogo cha asidi ya utanji hii inaweza kutoka kwenye milima au tangawizi mchuzi kidogo wa kipekee au hata baadhi ya viungo vya asili kama tomato. Kipengele hiki huchangia ili hisia ya mchanganyo mshangao kidogo kwenye ladha na kufanya chakula kuwa na nguvu ya kipekee ya latha. Ni kama unapokula kipande kuna tone la tufuraha na msisimiko. Unaokuja kutoka kwenye ladha ya tanji na hiyo huchangia kila kipande kwa chenye nguvu zaidi na kusisimua zaidi. Zadi ya hayo napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha nyingi kwa wakati mmoja kwa mfano. Kula kitoweo ambacho kina ladha tamu kidogo, chumvi kidogo, tanji kidogo na mara nyingine hata kidogo ya pilipili au spices huchangia ladha nzima yenye nguvu. Mchanganyiko huu unafanya kila kipande cha chakula kuwa na nguvu ya kipeke. Na kila tone unapokinywa kuna hisia tofauti zinazoibuka. Hii hufundisha kushugulikia kile kipande kwa umakini na kujaribu ladha tofauti bila kuchoka. Napenda pia chakula chenye latha safi na asili. Landha safi naamanisha chakula kilicho tengenezwa na viungo safi bila kuingizwa sana na viwandani. Napenda kuona jinsi kile kipande cha chakula kilivyo kuwa kimeandaliwa kwa makini. Na jinsi ladha ya asili ya kila kiungo inavyowakilishwa kwenye chakula hiu hufanya kula chakula kuwa uzoefu na wa hisia zote kuanzia harufi rangi, muundo, hadi ladha. Aidha napenda chakula ambacho kinachanganya ladha za kimataifa kwa mfano, chakula cha kisiasa, chaki ya siya, kinacho jumuhisha spices kidogo, tanji na latha za umami, au chakula cha kitaliano ambacho ni tamu kidogo na chumvi kidogo, hufanya kila kipande kuwa tofauti na kusisimua. Napenda kujaribu mchanganyiko huu kwa sababu kila chakula kina hadithi yake na kila ladha inanisaidia kufurahia uzoefu tofauti na chakula. Napendelea pia chakula ambacho kina mchanganyiko wa textures. Ladha hiyo sio kitu kimoja tu jinsi chakula kinavyo guswa na kinywa pia huchangia furaha ya kula. Napenda pale ambapo kuna softness kidogo, crunch kidogo na smoothness kidogo kwa wakati mmoja. Kwa mfano saladi ambayo ina matunda karanga na dressing ya tanji huchangia hisia nyingi kwa kinywa na kufanya kila tone kiwe na cha kipeke. Vilevile napenda chakula chenye ladha kinachoweza kufanywa kwa urahisi au kwa mbinu za kipekee. Kila mara napenda kuwa na mtindo wa kula chakula ambacho ni furaha kuona na pia kuwa na ladha ya kipekee ladha hii hufanya chakula kiwe kimbilio la furaha hisia nzuri na wakati mwingine kumbukumbu za furaha zamani. Kwa jumla napendelea chakula chenye mchanganjiko wa ladha tamu, kidogo ya chumvi, kipengele kidogo cha asidi ya utanji, mchanganjiko wa texture na ladha safi na mara nyingine spices kidogo au kipeke. Kila kipande cha chakula huchangia hisia, furaha na nishati na kufanya kila kitu kwa uzoefu wa kipeke, wa kuvutia na pia wa kufurahisha. Napenda chakula kinacho nifanya nijisike vizuri kuamshwa hisia na pia kunifundisha kuthamini kila tone na ladha yake.

Chakula gani chakigeni umewai kujaribu? Chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu. Nimewai kujaribu vyakula vingi vyakigeni na kila uzoefu umekua wakipeke kwa namna yake. Kwa ni chakula sikitu chakushiba tu bali pia nisemu ya utamaduni, historia na maisha ya watu wanaokitangeneza. Kila nilipo onja chakula chanchi au jami nyingine nilisi kama nasafiri kimawazo na hada kisia. Nikijifunza mengi bila hata kusoma kitabu. Monja ya vya kule vya kwanza vya kigeni nilivyo wahi kujaribu ni pizza ambacho asili yake ni Italia. Maraya kwanza nilipo kionja nilishanga sana mchanganyiko wa latha, unga laini uleo kwa vizuri, jibini ililio yeyuka, mchuzi wa nyanya wenye ladha ya kipeke na viungo kama oregano. Ingawa leo pizza imezoeleka huku na hupatikana karibu kila mahali. Nilipo wanza kuila nilisi kama ni chakula chakifaari na chakipeke. Kali nilivo zidi kuijaribu katika inatufauti kama piza ya kuku, nyama ya ngombe au mboga mboga. Ndipo nilivo zidi kuelewa kwanini chakula ikikimenea duniani kote. Pia nimewai kuijaribu baga, chakula kinacho usishwa sana na marekani. Baga ilinivutia kwa sababu ya urahisi wake lakini pia utajiri wa latha. Mkate laini, nyama iliochomwa vizuri, majani ya lettuce, nyanya, jibini na sosi mbalimbali ungana na kuunda latha nzitwe na ya kushibisha. Nilipo kula baga kwa mara ya kwanza niliisi kushiba araka lakini pia nilitamani kujaribu tena kwa sababu ya latha yake. Hapo ndipo niligundua kuwa chakula chakigeni kinaweza kubadilishwa kulingana na latha ya mtu au mazingira aliopo. Chakula kingine chakigeni nilicho wae kujaribu ni shawarma ambacho kinasili ya mashariki ya kati hiki ni chakula kilicho niputia sana kwa sababu ya harufu na viungo vyake nyama inauchomwa taratibu kikato vipande vidogo vidogo ikaweka dani ya mkate laini pamoja na mboga na sosi malum kuleta ladha ambayo ntufauti kabisa na vyakula vya kawaida nilivyo zoea nilipokula shamarua kwa mara ya kwanza nilisi kama ladha zake zinachanganyika mdomo mdomoni kwa namna ya kipeke sana na tangu wakati huo. Nikawa naipenda sana. Nimiwai pia kuonja pilau laki hindi ambalo linafanana kwa kiasi fulani na pilau tunayoijua. Lakini lina viungo vingi zaidi na harufu kali zaidi. Nilipo ila niligundua kuwa kila punje ya mchele likuwa imeja latha. Viungo kama iliki, mdalasini, karafu, nazarafani. Vilifanya chakula hiki kuwa na harufu ya kuvutia sana. Ingawa mwanzoni nilisi viungo ni vingi. Kadri nilivo endelea kula ndivo nilivo zidi kuifuraia latha yake ya kina. Chakula kingine chakigeni niliwai kujaribu ni noodles za kichina hiki kilikuwa chakula tofauti kabisa na nilio zoea. Noodles zilikua laini, zikiwa zimechanganywa na mboga kama kabichi, karoti na pilipili hoho pamoja na nyama au mayai. Latha yake likuwa nyepesi lakini ya kuridisha. Nilipendezwa na jinsi wa china wanavyo weza kuandaa chakula haraka lakini bada ukikawa na latha nzuri na chenye afya kwa kiasi fulani. Vile vile nimewai kujaribu sushi. Chakula kajapani ambacho kinanifanya nihisi mchanganyiko wa mshangau na ofu kidogu mwanzoni. Wazo lakula samaki mbichi haili kuwa raisi kulikubali lakini nilijipa moyo nikamua kujaribu. Nilipoonja niligudua kuwa latha yake haikuwa mbaya kama nilivo dhani. Mchele ulio itiwa siki, samakimbichi na viungo vingine vili leta latha laini na yakipeke. Ingawa si chakula ni jancho kula mara kwa mara, unzoefu wakukionja, ulinifungua macho kuhusu utofauti wa vyakula duniani. Nimewai pia kuonja tacos kutoka Mexico, hiki ni chakula chenyerangi na latha nyingi. Mkate wake mwembamba, unaitwa totila, hujaza nyama, maharagwe mboga na sosi kali au laini kulingana na upendeleo. Nilipukula tacos kwa mara ya kwanza nilivutiwa na jinsi ladha kaji, tamu na chachu zilevyoweza kuchanganyika kwa wakati moja. Chakula hiki kile nifanya nitambue kuwa jamii tofauti zina mitindo tofauti kabisa ya kuanda chakula lakini lengo ni ile ile kushiba na kufuraisha. Kwa upande wa vyakula vya ulaya nimewai kujaribu pasta ya kiitaliano. Pasta imenivutia sana kwa sababu inaweza kuandaliwa kwa njia nyingi tofauti. Kuna pasta, yenye krimu na mengine mengi. Kila aina ina ladha yake, lakini kwa ujumla pasta ni chakula kinacho nipa hisia ya utulivu na urahisi. Nilipo ila mara ya kwanza nilihisi ni chakula chepesi lakini kinashibisha kwa muda mrefu.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu? Napendelea kunyoa na sababu yangu si ya juu juu tu, bali inatokana na mtazamo mpana kuhusu safui, mwonekano, nidhamu binafsi, na mazingira ninayoishi na kushirikiana na watu wengine. Ingawa ninaelewa na kuheshimu kabisa watu wanaopendelea kuvaa ndevu. Kwangu mimi kunyoa kunafanya nijisikie vizuri zaidi kimwili na kisaikolojia. Kwanza kabisa suala la usafi lina nafasi kubwa katika uamuzi wangu. Ninapokuwa nimenyolewa nahisi uso wangu uko safi, mwepesi na rahisi kutunza. Kunyoa hunipa urahisi wa kuosha uso, kutumia mafuta au krimu bila kero na kuepuka matatizo kama mwasho, mba za ndevu au harufu isiyofaa hasa wakati wa joto. Kwangu mimi hali hii hunifanya nijiamini zaidi ninapokuwa na watu au kazini. Pili napendelea kunyoa kwa sababu ya mwonekano wa kitaalamu, katika mazingira mengi ya kazi au shughuli rasmi. Uso ulionyolewa unaonekana nadhifu, makini na unaoaminika. Hata kama si sheria iliyoandikwa, jamii mara nyingi huhusishwa uso uliopangwa vizuri na nidhamu, uwajibikaji na umakini. Mimi napenda kutoa taswira ya mtu aliyejipanga na anayejali maelezo madogo madogo na kunyoa hunisaidia kufanikisha hilo.

Unatazama video wapi mtandaoni? Mimi kwa kawaida natazama video mtandaoni na kweli ni kwamba mahali ninapotazama hutegemea sana hali niliyo nayo muda na aina ya video ninayotaka kwa wakati huo siku yote si kitu kimoja tu kwa sababu kila jukwa lina mazingira na ladha yake tofauti mara nyingi kabisa kama niko tu nyumbani nimetulia au nataka kuangalia video ndefu nikiwa na muda ya kutosha huwa naangalia youtube youtube ndio jukwa ninalo ninalo tumia sana kuliko yote sababu kubwa ni kwamba kuna kila kitu. Unaweza kuanzia video za burudani, elimu, muziki, habari hadi dokumentari ndefu sana. Kama nataka kujifunza jambo fulani, mfano jinsi ya kufanya kitu au kuelewa mada fulani kwa kina Youtube huwa chaguo la kwanza. Pia napenda Youtube kwa sababu unaweza kusitisha video. Kuendelea baadaye au hata kurudisha sehemu fulani kama hukuelewa vizuri. Lakini siyo kila wakati nataka video ndefu. Kuna nyakati niko nje au nimeshikilia simu tu. Labda nasubiri kitu fulani hapo ndipo napendelea tiktok tiktok inanivutia kwa sababu ya video fupi fupi, unafungua tu, unaanza kuscroll, na ndani ya dakika chache tayari umeona vitu vingi, kuna video za kuchekesha, habari fupi, elimu kwa haraka, au hata watu wa kisimulia maisha yao, wakati mwingine naingia tiktok si kwa sababu natafuta kitu maalumu, bali kwa sababu nataka kupumzisha akili, pia natumia instagram, hasa sehemu ya reels, instagram kwangu iko katikati ya youtube na tiktok, siyo ndefu sana kama youtube wala fupi sana kama tiktok reals za instagram mara nyingi zinahusisha lifestyle, fashion travel au hata clips za watu ninaowafuatilia kama nataka kuona watu wanafanya nini wanaishi vipi au kupata inspiration ya maisha, instagram inanifaa sana. Kuna wakati pia nayazama video kupitia facebook ingawa si sana kama zamani facebook mara nyingi huja tu kama nimefungua accounti kuangalia updates alafu nakutana video kwa bahati tu. Video nyingi za facebook huwa ni za habari, matukio au clips zilizo share kutoka sejemu nyingine sio jukwa langu la kwanza kwa video lakini bado nalitumia mara kwa mara kwa upande muziki mara nyingi huwa natazama video za muziki kupitia youtube lakini kama sitaki kuangalia video yenyewe bali kusikiliza tu naweza kutumia apps nyingine za muziki lakini kama nataka kutazama video choreography au performance ya msanii basi youtube bado ndio bora zaidi.

Je, unapenda kula popcorn. Ndiyo napenda kula popcorn na kwa kweli popcorn ni miungoni mwa vitafuno ninavyovipenda sana hasa ninapokuwa nataka kitu chepesi cha kula lakini chenye ladha na kinachonipa furaha fulani. Upendo wangu wa popcorn haukuja tu kwa sababu ya ladha yake bali pia kwa sababu ya mazingira na hisia zinazokuja pamoja nayo. Kwanza kabisa popcorn inanivutia kwa sababu ni rahisi sana lakini bado inaridhisha. Unachukua punje za mahindi, unazipika alafu zinageuka kuwa kitu kingine kabisa. Huu mabadiliko wenye unifurahisha. Kila ninaposikia sauti ya mahindi yakilipuka kwenye sufuria au kwenye mashini ya popcorn hua nahisi kama kuna tukio fulani linaanza. Ni kama ishara kwamba muda wa kupumzika wa kufurahia kitu fulani umefika. Pili napenda popcorn kwa sababu inaweza kulewa katika mazingira mengi tofauti ukiwa unatazama filamu nyumbani popcorn hua inakamilisha kabisa hiyo experience inanifanya nijisikie kama niko kwenye sinema hata kama niko sebuleni kwangu pia unaweza kula popcorn ukiwa na marafiki, familia au hata peke yako bila shida ni chakula ambacho kinahitaji, hakihitaji maandalizi mengi wala ratiba maalumu jambo jingine lilanonifanya nipende popcorn ni kwamba unaweza kuibadilisha kulingana na ladha yako. Kuna popcorn ya chumvi, ya sukari, ya karamel au hata yenye viungo vingine kama pilipili kidogo. Hivyo hainiboi haraka kwa sababu kila wakati unaweza kujaribu labda ladha tofauti. Mi binafsi hupendelea popcorn yenye chumvi kiasi. Si nyingi sana ili ladha ya mahindi yenyewe ionekane. Pia napenda popcorn kwa sababu naiona kama vitafunwa visivyo vizitu sana. Ikilinganisha na vyakula vingine vya vitafunwa kwa kuwa hunifanya nijiskie nimeshiba kidogo bila kuhisi uzito tumboni. Ilo ni muhimu hasaa kama nataka kula kitu lakini sitaki kuvuruga muda wangu wa kula chakula kikuu. Kwa ujumla ndiyo napenda kula popcorn. Si kwa sababu tu ya kula bali kwa sababu ya hisia mazingira na urahisi unaoambatana nayo. Popcorn kwangu ni ishara ya kupumzika, kufurahia wakati na kujipa muda mdogo wa kustarehe katika shughuli za kila siku.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kwa kawaida nakaa hadi usiku wa saa tano au saa sita, ingawa kuna siku zinategemea kabisa hali ya siku yenyewe. Mimi si mtu wa kulala mapema sana lakini pia siwezi kusema nakesha kila siku hadi alfajiri. Kuna uwiano fulani ninojaribu kuufuata, ingawa mara nyingi maisha yenyewe hunivuta kuvunja ratiba. Siku za kawaida ambazo nimechoka au nimekuwa na shughuli nyingi mchana huwa najikuta nikianza kuhisi usingizi mapema kidogo. Lakini hata hivyo bado napenda kukaa angalau hadi saa tano usiku. Huo ndio muda ambao nahisi kuna utulivu fulani. Usiku ukifika, kelele za mchana hupungua, simu hazipigi sana na akili inakuwa huru kidogo. Hapo ndipo napenda kukaa peke yangu au hata kuangalia kitu bila presha. Kuna siku nakaa usiku kwa sababu ya video. Naweza kuanza kuangalia video moja alafu ikifuata nyingine bila kujua muda umesonga. Najua tu vile umesema, acha hii moja ya mwisho, lakini mwisho wake unajikuta saa sita imefika. Hasa kama video ni ya kuvutia, inaigiza kwenye mawazo, si rahisi kuwacha haraka. Pia kuna nyakati nakaa usiku kwa sababu ya kufikiria maisha. Usiku kwangu ni wakati wa mawazo mengi. Nafikiria mipango yangu, mambo ninayotaka kufanya, makosa ya zamani, au hata ndoto za baadae. Wakati mwingine mawazo haya hunifanya nikae macho bila hata kushika simu. Unajikuta tu umelala kitandani, macho wazi, akili inazunguka mambo mengi. Kuna pia siku ambazo nakaa usiku kwa sababu ya mazungumzo. Iwe ni kuongea na mtu kwa simu, WhatsApp, au hata kuchat. Usiku huwa mzuri kwa mazungumzo marefu. Watu wengi huwa wametulia, hakuna haraka na mazungumzo. Yanakuwa ya kina zaidi. Hapo ndipo unaweza kuzungumza bila kukatizwa sana. Lakini si kila siku nakaa hadi saa sita. Kuna siku najilazimisha kulala mapema labda saa nne au nne na nusu hasa kama najua kesho kuna mambo muhimu ya kufanya. Najua kabisa kuwa kukosa usingizi kunaathiri siku inayofuata. Unakuwa na uchovu, hauna nguvu hata mood inabadilika. Kwa hiyo najitahidi, ingawa si rahisi kila mara. Kwa upande mwingine kuna siku chache sana ambapo nakaa hadi saa saba au zaidi ya hapo. Hizi huwa ni siku maalum labda mwisho wa wiki au siku ambayo siku imekuwa tulivu sana mchana. Lakini si tabia yangu ya kawaida, nikikaa sana usiku kesho yake huwa najihisi vibaya na hilo hunikumbusha kuwa kwa nini usingizi ni muhimu.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo napenda hesabu. Ingawa si kwa ile njia ya kusema kwamba. Kila mtu anaye penda hesabu lazima awe anafurahia na mba ngumu au maswali magumu kila wakati. Upendo wangu wa hesabu umejengwa polepole na umechanganyikiwa na changamoto, kukatata ama kidogo. Lakini pia kuridhika sana pare ni napoelewa kitu ambacho awali kilionekana kigumu. Kwaza kabisa napenda hesabu kwa sababu hunifanya kufikiria kwa kina. Hesabu si kukariri tu kanuni au formula bali ni kuelewa mantiki ilio nyuma ya kikila hatua. Kuna ile halibunapikuwa unatazama kwa maswali. Mwanzoni linaonekana gumu au hata li nakutisha. Lakini unapuanza kulichambua taratibu unaanza kuona mwendekeo. Pale unapo unapofika kwenye jibu sahihi kuna ile hisia ushindi fulani ndani yako hisia hiyo ndio hunifanya nindelee kuipenda hesabu. Lakini niseme ukweli si kupenda hesabu kila wakati. Kulikuwa na nyakati hasa nikwa shule ambapo hesabu ilikuwa wakati mgumu. Kuna maswali ulio ya tazama darasani, mwalimu anaeleza, unaona kama umelewa. Lakini ukirudi nyumbani au mtihani ukija, akili inagonga kabisa. Nyakati kama hizo zili nifanya ni hizi kama hesabu siyangu. Lakini kati muda ilivyo pita, nilianza kugundua kuwa tatizo hali kuwa hesabu yenyewe bali njia ya kuifundisha au pressure ya motokeo. Kadi nilivyo kuwa nilianza kuiona hesabu kwa mtazamo utofauti. Nilianza kuona kuwa hesabu iko kila mahali katika maisha ya kila siku. Unapo hesabu pesa, kupanga bajeti, kuangalia muda, hata kupima vitu jikoni, tayari unatumia hesabu. Hapo ndipo nilipo anza kuithamini zaidi, ninkagundua kuwa hesabu si somola darasani tu bali ni lugha ya maisha napenda pia hesabu kwa sababu hunifundisha uvumilivu kuna swali ambayo huwezi kuyapata jibu mara moja. Unajaribu njia moja inakata unajaribu nyingine bado. Lakini ukivumilia na kundelea kufikiria hatimaye unafikia mahali fulani. Hilo hunifundisha kuwasi kila tatizo maishani linatatuliwa haraka. Wakati mwingine unahitaji muda subira na kujaribu njia tofauti. Hata hivyo siwezi kusema napenda kila aina ya hesabu kwa kiwango sawa. Kuna sehemu za hesabu ambazo na zifurahia zaidi kuliko nyingine kwa mfano. Napenda hesabu zinazo husisha mantiki na matumizi ya vitendo zaidi kuliko zileza kukariri formula nyingi bila kuelewa matumizi yake, napenda kujua kwanini jambo fulani linafanyia kazi si jinsi ya kulifanya.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Kwa kawaida na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu. Si kwa makiki makubwa sana lakini kwa namna ambayo inanifanya nijisikie vizuri na kuthamini maisha yangu, kadri ninavo zidi kukua ndivo mtazamo wangu wa kuhusu birthday unavo zidi kubadilika. Zamani ilikuwa ni siku ya shangwe nyingi lakini sasa imekuwa zaidi siku ya kutafakari. Kushukuru na kujipa nafasi ya kufurahia kwa namna ya kawaida kabisa mara nyingi siku yangu ya kuzaliwa huanza tu kama siku nyingine ya kawaida, naeza ku amka kuendelea na shughuli zangu za kawaida lakini ndani yangu najua kuwa hii si siku ya kawaida kabisa. Kuna ile hisia ndogo ya furaha ile ya kujua kuwa nimeongeza mwaka mmoja zaidi ya maisha. Sio lazima nivae nguo maalum au nijitangaze sana lakini najua tu leo ni siku yangu. Kama nina nafasi ya mazingira yanayoruhusu napenda kujipa muda wangu mwenyewe siku hio. Naeza kukaa pekee yangu kidogo nifikilie mwaka uliopita, yale niliopitia, niliyofanikiwa, na hata changamoto nilizo kutana nazo. Siku ya kuzaliwa kwangu huwa kama alama ya kusimama kidogo na kujiangalia, nimefika wapi, ninaelekea wapi, na ni mambo ngani ningependa kubadilisha au kuboresha. Kwa upande wa kusherehekea, sipendi sherehe kubwa sana zenye watu wengi. Na pendelea kitu cha karibu na cha maana, inaeza kuwa kukaa na watu wachache ninao wapenda, labda familia au marafiki wa karibu, tukila chakula pamoja, tukizungumza, tukicheka. Hata kama hakuna keki kubwa ama pamo mengi, mazungumzo wa uwepo wa watu ni nao wajali, hunitosha kabisa. Kuna miaka ambayo ni nachagua kujizawadi kitu fulani, sio lazima kiwe kitu cha gharama kubwa bali kitu ambacho nimekuwa nikitamani au kinacho nifanya nijisikie vizuri. Inaweza kuwa nguo, kiatu, kitu cha matumizi binafsi. Au hata kuamua tu kujila chakula kizuri ambacho si nakula mara kwa mara. Hii huwa ni njia yangu ya kujithamini na kujikumbusha kuwa nimefika hatua fulani maishani. Pia napenda sana siku ya kuzaliwa iwe siku ya shukrani. Ninatambua kuwa si kila mtu hupata fursa ya kusherehekea birthday kila mwaka, kwa hivyo, hata kama sherehe ni ndogo, ndani yangu huwa nina shukrani kubwa na kwa uhai, afya na nafasi ya kuendelea kimaisha. Hilo pekee yake hunifanya ni jisikie vizuri kuliko sherehe yote kubwa. Kuna nyakati ambazo siku yangu ya kuzaliwa hupita kimya kimya kabisa bila sherehe yote.

Unatumia njia gani ya kusafiri kila siku? Kwa kawaida natumia njia tofauti za kusafiri kila siku kulingana mahali nilipo, kazi au shughuli za siku hiyo na muda nilio nao. Siku nyingi kama ni siku za shule napenda njia ambazo ni rahisi, haraka na zinazo ongoza ufanisi. Kwa mfano kama ninaishi karibu na mahali pa kazi ya shule, basi mara nyingi huenda kwa kutembea kwa miguu. Kutembea kunanifanya nijisikie mzima kimwili pia ni rahisi na haina gharama. Na kwa kweli njia nzuri ya kupumzika kidogo kabla au baada ya shuguli nzito. Nikio njiani pia najua kuwa napata muda wakuangalia mazingira kuhesabu muda au hata kufikiria mambo binafsi. Kama mbali kidogo, mara njigi ninapendelea kutumia baisikeli au bodaboda. Baisikeli ni mzuri kwa kuwa si gharama kubwa pia inakusaidia kuwa na mazoezi kidogo kila siku. Bodaboda kwa upande mwengine ni chaguo la haraka ikiwa nipo kwenye ratiba ya shughuli nyingi. Au kama nahitaji kufika haraka sehemu fulani. Kwa kweli bodaboda pia hupunguza uchovu wa miguu na unaweza kuthibiti muda kwa uraisi zaidi. Hata hivi napendelea kutumia bodaboda pale tu inapo itapohitajika kwa sababu kuna hatari kidogo kwenye barabara. Kwa safari ndefu mfano kuenda kwa kituo kikuu au sehemu mbali, mara nyingi napanda basi au matatu. Hii ni njia ya kawaida kwa wengi na inarahisisha maisha hasaa kama naenda semu ambayo ni mbali sana kupita kwa miguu au baisikeli. Nikipanda basi au matatu napendelea kuwa makini na usalama wangu. Nikipanda muda wa ku nikipanga muda wa kuondoka na kuzingatia muda wa kufika. Kadri muda wa safari unavyokua mrefu. Ninatumia fursa hiyo kusoma kitu kidogu, kuangalia video au hata kufikiria mambo mbalimbali ya siku. Pia kuna siku inapotaka uraisi zaidi au mimi au familia yetu tunapenda utulivu. Gali la kibinafsi linaweza kuwa chaguo. Hii nayo inaleta uhuru mkubwa. Unaweza kuondoka wakati wowote, kuthibiti kasi la njia na mara nyingi ni haraka. Lakini pia ni ghali kidogo na huitaji kushugulika na changamoto za barabara kama foleni. Hivyo sio kila siku bali pale inapohitajika zaidi. Kwa kuweli ninapanga njia zangu za kusafiri kulingana ratiba yangu ya siku hiyo. Siku yeyote nataka kuzingatia haraka, usalama, gharama na afya yangu. Mara njingi natumia mchanganjiko, mara miguu, mara baisikeli, mara bodaboda na mara chache basi au gari. Kila njia ina faida na changamoto zake na kwa hivyo ninachagua kwa busara kuligana mahitaji ya siku hiyo. Kwa fupi njia ninazotumia kila siku zinategemea umbali, haraka, gharama na urahisi. Siwezi kusema siku ni njia moja tu kwa sababu maisha ni mchanganjiko wa mahitaji na nafasi. Hii nafanya kila siku kuwa na aina yake ya safari na changamoto zake na pia kunifundisha kuwa kupanga ni muhimu kila siku.